Kwa hakika, mimi huwa nahakikisha natunza afya yangu na hata kuhakikisha pia maisha yangu yanakua mema. Na ni jambo ambalo limekua likinisumbua kwa muda mrefu kwa sababu watu wengi huwa wanaonekana wenye afya imedorora. Hata wengine wanaonekana kuyatumia pengine maisha yao kiholelaholela kwa pengine kunywa vitu ambavyo havistahili kama vile kunywa pombe mingi bila kula chakula. Lakini mimi maishani mwangu, nimekuwa nikizingatia vitu muhimu ambavyo vinahakikisha kuwa, maisha yangu ni mazuri, mwili wangu ni mzuri, na hata pia jinzi ambavyo nafanya vitu vyangu vinaenda shwari. Na kila mara mimi huwa nahakikisha ya kuwa nikiamka asubui pengine ninafanya zoezi ambalo huwa linanisaidia sana katika kuhifadhi mwili na hata kufanya mwili uwe mwepesi kwa kufanya shughuli zangu za kila siku. Mara mingi watu huwa wanajiuliza ni vipi mtu anaweza kujitunza mbaka asiwe mgonjwa kila mara ama kila kuchao. Lakini mimi pengine ningewajibu leo kwa kuwaambia kuwa. Ukitaka maisha yako yawe mema, ukitaka ukue na afya njema, ni lazima uzingatie mambo kadha ambaye yaweza kufanya mwili wao. Ukue mwenye afya na mwili wako ukue mwepesi na mwili wako ufanye kazi kwa uraisi. Kama mimi ninapoamka kila asubui huwa nahakikisha nafanya zoezi kama kukimbia kilomita kama nne ama tano kila asubui. Nikimbie nirudi baada ya kukimbia nirudi nikuje nipige deki nyumba nzima nihakikishe nyumba iko safi nimeosha vyombo na nimehakikisha ya kuwa mazingira pia ni safi. Hayo ni baadhi ya vitu ambavyo huwa nazingatia kwa sababu usipozingatia usafi pia afya yako hudorora. Na kwa kujitunza mimi huwa nahakikisha nimezingatia hayo yote. Na imenisaidia sana maishani mwangu kwa sababu mara mingi nimekua nikijiuliza Hei kwani ni lini linafanyika katika pengine maishani mwangu. Lakini kila mara mimi huwa napara jawabu moja kwa moja kwa sababu pivi ambazo huwa nazifanya kila asubui na kila kuchao kuhakikisha mazingira yangu ni safi na hata afya yangu ya mwili ni safi. Nafanya zoezi kwa muda ufaao nakula chakula ambacho kinastahili. Chakula ambacho si chakula tu bali ni chakula ambacho kikona lishe bora na kikona madini yote. Na imenisaidia sana katika kufanya shughuli zangu kuwa nyepesi alafu mara mingi mimi huwa naachilia vitu ambavyo vingekuja viniathiri pengine afya ama viathiri maisha yangu. Pengine kujiingiza kwa vitu kama pengine kutumia madawa ya kulevya kwa wingi, kunywa pombe na hata kujiingiza kwa anasa ambazo huenda zikaniletea magonjwa mimi huwa naepuka haya yote kwa sababunya kulinda mwili yangu na kuhakikisha afya yangu ni njema kwa sababu ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha unaacha pengine vitu vyote ambayo vinakusababisha pengine upate pengine msukumo wa mawazo ama msongo wa mawazo ama msukumo wa damu. Ni kila mtu aone ni vitu gani ambavyo akivifanya huwa vina sababisha kupata muskumo pengine na msongo wa mawazo. Na mara mingi mimi huwa nawaambia marafiki zangu. Si lazima ukae na marafiki ambao wanakutesa ama marafiki ambao wanakuongelesha vibaya ama marafiki ambao wanakufanya vitina kazini. Ni heri uepuke marafiki kama hao kwa sababu ukizidi kukaa nao utastukia umeshikwa na msongi wa mawazo ama umeanza kushikwa na shinikizo la damu ambalo litakusumbua sana. Na hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo nimekua nikizingatia kujisaidia katika kutunza mwili wangu na kujitunza mimi mwenyewe kuachana na marafiki ambao wanaeza kuniingiza kwa shida kuhakikisha nafanya zoezi na nakula vyakula ambavyo viko na lishe bora.

Sherehe yangu ya kupendeza huwa ni wakati ambao tunaenda kuvuka mwaka, pengine tumekua na mambo mengi, mwakani, tumepitia mambo tofauti tofauti, tumetatua shida tofauti tofauti, tumefanya mipango mingi, na huenda mingine imekamilika, mingine haija kamilika. Sasa ikifika mwisho wa mwakani huwa tuna kutana na wanajamii, kiujumla na marafiki zetu, tunaenda pengine kwa mbuga la wanyama ama bara la hindi kwenda kujifurahisha na ata kusherehekea kuko huko. Na mara mingi imekua ni mtindo ambao tumekua nao tangia zamani kwa sababu kila mwaka huwa tuna keti chini, tunapanga, ni wapi ambapo tutaenda tuzuru, ni wapi ambapo tutaenda tutembee ili, angalau tuweze kupumzisha akili zetu na tufurahie kwa pamoja kwa sababu kumaliza mwaka mmoja mpaka uvuke mwaka mwigine. Si jambo rahisi sana ni nachukua kujinyima, kufanya juhudi, kwa bidii, na hata kuweka mambo mengi ambayo unapenda kando na kuangalia malengo gani ambayo ulieka chini na ni vipi utayakamilisha. Sasa huwa tunapanga sherehe ambayo ni sherehe moja wapo ya kipekee sana ambapo huwa tunafanya maandalizi karibu mwaka mzima tukingojea hio sherehe. Kama tutafanikiwa kuvuka wote kama wanajamii na ata marafiki zetu kuna michango ambayo huwa tunafanya tukianda jinsi ya kuvuka mwaka. Ambapo huwa tunakikisha kila mmoja wetu, tumebeba vitu vya kutosha ambavyo tukienda kufanya sherehe huko, havita tusumbua kwa sababu huwa tunaenda tunakaa huko kama muda wa siku tano hivi. Na hiwa tunahakikisha tume tumepanga iyo sherehe mpaka inafana kweli kweli kwa sababu huwa tunaenda na kila kitu ambacho kinahitajika. Kama ni watu wakuogelea wanabeba mavazi ya kuogelea. Na kama ni watu pengine wa kupanda milima wanapenda huwa nabeba zile vifaa ambavyo zinahitajika kupanda milima. Na watu ambao wanaenda mbuga la wanyama, huwa tunahakikisha, tumebeba vifaa ambavyo vinastahili, tukienda kwa mbuga la wanyama, mahali pengine ambapo tutenda kulala, tunabeba vifaa vyetu vya kutosha, ambavyo vitakua vina tusaidia. Na mara mingi tulikua tunakathiria ata fetha ambazo zitatutosha kuhakikisha, tunakula chakula kizuri, tunakunywa vinywaji vizuri na ata pia na beba mabaki ambayo yatasalia kwa sababu huwa tunajipanga vizuri sana. Na hizo sherehe zimenisaidia kwa kiukweli kwa sababu tumekuwa tukizuru mahali tofauti tofauti kama nakumbuka huu mwaka tulivuka ambapo tulienda kutembelea mahali ambapo bahari ni kubwa, tukienda tuka panda milima, tukienda tuka jifunza jinzi ya kupiga mbizi. Na ilisaidia kila mmoja wetu angalau kujua mambo ambayo hajawahi kuona kwa sababu ni vizuri kupumzisha mawazo mara nyingi ndiposa ata ukianza mwaka unaanza mwaka ukiwa na furaha na ata ukifanya kazi yako unajua ni lazima nitimize malengo kwa sababu pengine mola amenipa heri ya maisha tena. Na izo sherehe zimekua zikitusaidia sana sherehe za kuvuka mwaka ambapo tunaenda sehemu sehemu. Kama nakumbuka ule mwaka ulio pita tulienda bahari la hindi ambapo tulienda tuka jifunza kuogelea. Na tuka jifunza hata pia kucheza michezo ambayo huwa zinachezwa kando kando ya bara la hindi ambapo marafiki zangu na wana jamii walifurahia sana hicho kitendo kwa sababu sherehe si sherehe tu bali sherehe ni ata kufurahia na vitu ambavyo vina ambatana na kufurahisha mwili na kuanzia hapo tumekua tukipigia hatua kwa hatua kwa sababu sherehe ni kitu cha muhimu sana ambacho kinaunganisha jamii pamoja na marafiki na mukija pamoja. Mna keti chini. Mna kuwa na wazo. Ni nini mtafanya. Vyema na muweze kubadilisha maisha yenyu pengine muweze kuwa na pia na maisha na muonekano tofauti jinsi watu wengine wanaiona hapo ndipo tunaeza.

Mimi huwa nafanya kazi ya ukalimani na mara ya kwanza sikuwa naelewa hiyo kazi vizuri kwa sababu nilikuwa muoga na nilikuwa naogopa umati. Hata kutafisiri wakati mwingine nilikua na torokea kwa sababu umati ukiwa mkubwa. Nilikuwa na jiuliza ni vipi ambapo nitaenda kuongelesha hawa watu. Ama nikikosea ni kikalimani itakua aje? Wataniona kivipi. Lakini tangia nianze kushika kazi na kujua kukalimani vizuri na ata kuogopa kwenda kukalimani kazi iyo ilikuwa rahisi kwangu sana kwa sababu nilianza kuona kumbe. Ukianza kuzoea ya kitu kinakuwa ni kizuri na kinakuwa ni kitu ambacho kinapendeza zaidi. Hapo ndipo nilijua uzoefu ni kitu cha maana ambao ata mara mingi huwa inanishangaza kusimama ata pengine mbele ya rais na nakalimani bila uoga wowote. Na nakalimani maneno tu vile iko bila kupunguza ama kuongeza wazo langu. Limekuwa jambo ambalo limekuwa liki ni saidia sana kwa sababu si rahisi mtu yeyote kusimama mbele ya umati ambao imejaa pengine wanasiasa, wanadini wakubwa wakubwa, ama watu mashuhuri, wamesimama pembeni, alafu wewe ndiye unakalimani, unaongelesha, si jambo rahisi sana na si kitu rahisi kwa mtu yeyote ambaye hana ujasiri. Mara ya kwanza sikuwa na ujasiri ata kidogo haswa nikienda mahali ambapo kuna watu mashuhuri. Nilikuwa na shindwa ata wakati mwingine kutamka maneno vizuri kwa sababu nilikuwa na uoga mwingi sana. Lakini tangia nianze kushika mtiririko wa ukalimani nilijikuta mimi mwenyewe naongea mpaka ata naweka maneno ambayo na kalimani yana kuwa matamu zaidi. Mpaka watu mashuhuri walinipenda, wanasiasa walinipenda walikuwa wananiita kwa mikutano zao mingi nikienda kukalimani kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo nimezoea ilikuwa ni jambo ambalo nalifanya kwa umakini. Na nalifanya vizuri kabisa. Na mara mingi ilikuwa ni vitu ambavyo sikuwahi jua kama siku moja naweza kuwa mkalimani ambaye ata heshimiwa na watu wengi mashuhuri na hata watu ambao wenye kipaji chao. Na mara mingi huwa na jiuliza ni kwa nini watu huwa wanakuwa waoga. Alafu mimi mwenyewe nikapata majibu ya moja kwa moja. Mtu kama hujapenda kazi yako mttu kama haujui ni kwa nini unenda pengine kukalimani ama unafanya kazi ambayo unaifanya mara mingi itakupea uoga ama hata itakutoa moyo kufanya kazi hiyo vizuri zaidi na ni tamaa ya kila mmoja wetu kuona yakuwa tunafanya kazi vyema zaidi. Mpaka hata mwenye anakupea kazi ama wanao kuona ukifanya ile kazi waneza kuitia kazi. Nyingine popote pale si lazima ukue pengina ati unatoka kwa ule mji lakini kazi yako yenyewe inakuuza kwa watu na kazi yako yenyewe inakupelekea kujuana na marafiki tofauti tofauti na watu tofauti tofauti ambao watakuunganisha kupata kazi zingine mingi ambazo zita kusaidia kumudu kimaisha. Na tangia nipate ule ujasiri wa kuongea na uzoefu wa kukalimani bila shaka ilinisaidia sana kujuana na marafiki wengi kwa sababu nilipo kuwa nikikalimani. Walikuwa wanasema ningependa huyo kijana nikikuwa na mkutano mkubwa ama nikikuwa na sherehe kubwa yeye ndiye anakuja kuweka kunyorosha mamneno na kukalimani mpaka, wageni, ama watu ambao wametutembelea kutoka kwingine nchi ya geni, wakuje, wajue uzuri, wa kukuwa na watu ambao wanajua kuwaongelesha watu wengine vizuri. Na hilo jambo limenisaidia sana kujuana na marafiki wengi kando na marafiki ata kujulikana kote kote nchini na kufanya kazi mpaka za rais za kukalimani. Na wahimiza pengine marafiki zangu au watu wote ambao wako na kipaji tofauti tofauti na waitumie kile kipaji bila uwoga bila kukuwa na wasi wasi wakifanya kwa moyo wote. Ndiposa waweze kujulikana na hata waweze kupendeza watu wengine ambao wanaweza waitia kazi na waifanye bila shaka yoyote hapo ndipo nilijua uoga na kuto jiamini ni vitu vibaya sana ambavyo vinaweza kunyima kazi maishani.

Kwa hakika uongozi si uongozi tu, bali uongozi ni kipawa ambacho wengi wamekikosa na wengi wamekua wakiongoza pengine wadogo wao ama wanafanya shuguli zao kwa kutokujali wengine. Na pengine mimi nieze kusema uongozi ni kitu ambacho pia huwa kinapewa watu ambao si watu wote bali watu binafsi ambao wanafanya kazi nzuri sana. Kama kwa mfano nikianza kwa kutaja kiongozi mzuri ni kiongozi ambayo huwa anaongoza wengine kwa busara na hekima. Kwa sababu utapata viongozi wengi sana wanashindwa kuwaongoza wenzao ama wanashindwa na majukumu yao kwa kuongoza wengine vibaya. Lakini kiongozi ambaye anaongoza na busara na hekima huwa anakuwa ni kiongozi wa kipekee sana kwa sababu huwa anakikisha jambo lolote ambalo limetokea pengine kwa kazi ambalo linahitaji pengine kusikilizwa ambalo linaitaji umilivu. Yeye huwa anahakikisha ana tatua hilo tatizo ama ilo jambo kwa busara na hekima. Kwa sababu mara mingi viongozi wanaofuta wafanyakazi kazi kwa sababu ya kutowaskiza ama kwa kutokuwa na hekima na busara na ni kila kiongozi hawe anajua wafanyakazi wake wote ni jinsi gani atakuwa anawaongoza. Ni jinsi gani atakuwa anakaa nao kwa sababu watu uwa hawafanani. Kila mtu ako na mambo yake na watu huwa wanakuwa na mambo tofauti ambayo pengine wametoka nayo makwao. Wengine pengine wamekosana na pengine mume wao ama bibi yake akija kazini pengine hako na mambo inamsonga kwa akili mengi sana. Sasa inachukua kiongozi ambayo ako na busara na hekima amuite, amuulize, kwa upole na amwelekeze na ata pengine mara mingi ampe muda, aende akae njumbani asuluhishe mambo yake, ndiposa aje kazini. Halafu kiongozi ni lazima akue ni kiongozi wa maono kwa sababu kiongozi ambaye hako na maono ni baadhi ya viongozi ambao wanafanya pengine kazi iwe nzuri zaidi ama kama wako na kampuni kampuni inawiri na istawi vizuri. Kwa sababu uongozi bila maono si uongozi. Kwa sababu kila kiongozi ambaye ako na maono huwa anahakikisha anaeka mipango kabambe na mipango mizuri ya kuhakikisha pengine kampuni yake inakua ni kampuni ambayo inajulikana na inauza bidhaa kokote kote vizuri sana bila hata kusumbuana na pengine wateja wao. Alafu kiongozi lazima akuwe ni kiongozi mvumilivu. Kwa sababu utakutana na watu tofautofauti wametoka sehemu tofauti tofauti na ni lazima uvumilie mtu kulingana na pengine jinsi anajiweza, jinsi anafanya mambo yake na jinsi ako pengine na udhaifu wake. Hayo yote ni baadhi ya vitu ambavyo viongozi lazima wazingatie kwa sababu ukikua kiongozi ambaye pengine unuona mtu tu kila wakati amefanya makosa, unamuhesabia makosa. Huo si uongozi bali ni kufanya ata ule mfanya kazi akuwe muoga na hata wakati mwingine asifanye kazi vizuri. Alafu, kiongozi ni lazima akue kiongozi ambaye anawasiliana na wafanya kazi vizuri, anawasiliana pengine na wadogo wake vizuri. Mawasiliano ni kitu muhimu sana kwa sababu hiyo ndio huwa inafanya pengine kazi iwe nzuri zaidi ama kampuni iweze kupata pengine shughuli zake zikuwe nzuri zaidi. Na wakati mwingi viongozi wengi wanakosea wasipo wasiliana vyema kwa sababu ukiwasiliana pengine na wadogo wako ama wafanya kazi lazima ujue unawasiliana nao kivipi kwa njia gani na ni wakati gani. Kwa sababu mara nyingine unaweza sema nyinyi nyote mkuje nataka kuwaongelesha wakati wenye kazi inaendelea na ile kazi inasimama na kazi ikisimama kuna mahali ambapo kitu kitaharibika. Sasa mawasiliano ni kipengele muhimu sana kwa kila kiongozi. Alafu lingine kiongozi ni lazima awe kiongozi ambaye anajali maslahi ya wafanya kazi wake, si kiongozi tu ambaye anakuja pengine anatuma wafanya kazi mahali wafanye kazi bila vifaa vya kufanya kazi, bila hata kuwajali kama wakiwa wagonjwa ama hapana. Lazima kiongozi uwaangalie wafanya kazi wako wawe na vifaa vya kutosha kazini ndiposa.

Mteja ni mtu muhimu sana kwa sababu ni yeye ndiye anafanya biashara zetu zinaendelea. Na kila mara mteja akija ni lazima umpee kipao mbele kwa sababu ni yeye ndiye anakuja kununua bidhaa kwa duka lako, lazima umheshimu na heshima zake zote. Kwa sababu mara mingi wateja huwa wanakuja hata wananunua vitu mara moja vinaisha vyote kwa pengine duka lako au kwa mahali ambapo unafanyia biashara. Na ni muhimu sana kuwaheshimu kwa sababu wateja ndiyo wanafanya pengine ulete bidhaa tofauti tofauti kwa sababu hao ndiyo watakuwa wanakuambia ni nini wanataka na pengine na pengine wewe hujawai leta hicho na wakati yenye wanakuambia wanataka vitu tofauti na vyenye unauza, ama wanataka vitu zaidi unaenda unazitafuta mahali ambapo unatoa vitu zako na unawaletea. Na ao ndio wanasababisha biashara yako kunawiri kwa haraka sana. Sasa kila mteja ako na uhuru wakulalamika. Kila mteja ako na uhuru waku pengine kukupongeza kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Na uki shugulikia mteja kwa ukarimu na kwa moyo wako wote, kila mara atakuwa anakuja hapo. Hata kama huyuko atakungoja mpaka uje kwa sababu anajua wewe ndiye unamshugulikia vizuri. Na mimi mwenyewe nashudia kwa biashara yangu kwa sababu mara mingi nimekuwa nashugulikia mteja. Hata kama kitu ambacho anataka hakipo nahakikisha naagiza kutoka kwingine ndiposa niweze kumshugulikia vizuri. Na imefanya mara mingi mimi kuwa na wateja wengi kwa sababu mteja mmoja akija nimshugulikie vizuri anaenda kuambia marafiki zake na hao marafiki zake pia wanakuja na marafiki zao. Hapo ndipo nimekuwa na wateja wengi katika biashara ambayo nafanya. Kwa sababu biashara huwezi fa kwa sababu huwa wanadani biashara unaeze endesha wewe pekee yako na ukafanikiwa. Kila biashara huwa inachukua wateja ambao ni waaminifu ambao wanasimama na wewe kwa hali na mali. Ambao wanakikisha ukileta bidhaa pengine mpya sokoni wanakuja wanavinunua bila ata kulalamika. Kwa sababu wanajua ni wewe ndiye huwa unawauzia vitu vizuri. Na hata huwa naambia marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi ya kuuza bidhaa tofauti tofauti huwa nawaambia mteja akikutusi wewe nyamaza na uvumilie na umuambie ni wapi nimekosea pengine nirekebishe, mteja mteja akija na hasira jua jinsi ya kuongea na yeye, mteja akija na furaha jua jinsi ya kuongea na yeye, na mteja pia akija akiwa na wasiwasi na vitu vyako pia muelezee pengine ulipata vitu ambavyo si vizuri sana na pengine wakati mwingine utarekebisha na ulete vitu ambavyo vinampendeza yeye kama mteja. Kwa sababu kila mara mteja huwa anakuwa sahihi, mteja hajai kosea, mteja akikuambia pengine hizi bidhaa zako ambazo umeleta si vizuri na havivuti pengine havivutii, pengine wateja wengine wewe kubali na umuambie mlikuwa mnataka bidhaa gani ambazo ni vya kisasa ama ambavyo ni vya mutindo ambao umekuja. Na hao ndio watakuelekeza wakuoneshe bidhaa ambazo watu wanapenda kwa sababu hao ndio wanatumia zile bidhaa ambazo unawauzia si wewe ndi ndiyo unavitumia na mara mingi nimekua nikiona utofauti sana haswa wakati yenye tunafanya na wateja wangu kazi wakija wakinunua. Wakija wakuambie kuanzia leo tunataka utuletee hiki hauna na kwingine tuliona kiko na hatukununua huko kwa sababu tunakupenda wewe lazima tukuje pengine tusimame na wewe. Lazima uwasikie na ufanye jinsi wanataka kwa sababu si wewe ndiyo utakua unajiuzia vitu ambavyo unapenda bali utakua unauza vitu ambavyo wateja wako wanavipenda na hiyo ime imesababisha biashara yangu kunawiri kwa sababu sisikii mambo yangu mimi mwenyewe ila nasikia yale ambayo wateja wanataka na wanaongea na ni yapi ambayo hawataki na nahakikisha yenye, hawataki naiacha na naendea vitu ambavyo wanavipenda kwa sababu kwa sababu biashara ni mashindano na ni lazima ushindane kwa kutumia akili yako vizuri na uweke mikakati ambayo itakusaidia kuibuka mshindi kila wakati kwa sababu ni biashara.

Maramingi mimi huwanapenda kununua vitu kwa kambuni kwa sababu kwa kampuni ukienda kununua huko vitu uwa zinauzwa kwa bei rahisi sana. Kuliko kwenda kununua pengine sokoni ambapo watu wame toa kwa kambuni na wanakuja wanakuuzia. Na kila mufanya biashara lazima aunde faida kwa kukuuzia kitu kwa bei ghali ndiposa yeyenaye arudishe faida yake kwa sababu anafanya biashara. Lakini mimi nilipo gundua maramingi kwa sababu nasafirisha vitu kote kote injini lazima niende ninunue vitu ambavyo vya be inafuu na inaniwezesha kupata faida pia kama wanabiashara wengine. Sasa imekuwa ni mtindo wangu na imekuwa ni kama desuri yangu kila mara kwenda kwa kambuni, kwenyewe, kuagiza ama ni wapigie simu, ama ni watumie ujumbe mfupi kuhusu vitu ambavyo navitaka ni viekechini vyote amba alafu ni waambie vina patikana kweli. Wakini ambia vitapatikana siku hii alafu ni pange jinzi ya kuenda kuzibeba. Na imekua ni raisi kwangu sana kwa sababu maramingi nikienda kuchukua vitu kwa kambuni. Hata nami pia nakua na uwezo wakuwa uzia wanabiashara wengine moja kwa moja kwa sababu siraisi mwana wanabiashara wengi kwenda kununua vitu kwa kambuni kwa sababu ya pengine hawana mipango kabambe ama hawana magari ya kwenda kubeba zile vitu ama pengine hawana mtu wakuwapeleka kwa ile kambuni moja kwa moja kwa sababu kambuni uwa inaandikisha pengine kandarasi ama uwe inae ka ma ele wano jinzi utaenda kununua vitu kwao. Na icho kitu kime nisaidia sana katika kunawiri kwa biashara yangu kwa sababu wanabiashara lazima ukwe ni na mipango kabambe ama ukuwe na maono mazuri ambayo ya takuwezesha pengine kushughulikia wateja wengi ama wanabiashara wengi ambao wanakutegemea. Na maramingi nimekuwa nikifunza hata marafiki zangu na wanajamii we ngine jinzi ya kufanya biashara ambapo huwanawaambia kila mara kama umekuwa mwana biashara ambayo umebobea ama umekuwa na uwezo wa kujinunulia vitu vingi ni heri uende ununue vitu wa kambuni kwa sababu kambuni utanunua vitu kwa beinafuu na ukuje angalau upate faida nzuri kwa kuwa uzia wanabiashara wengine. Ama wateja kwa bei ghali kidogo lakini usiwauzie bei ghali sana. Lakini maramingi ukiuzia wateja vitu kwa bei ghali kila mara watakutoroka kwa sababu nao pia wanataka mahali ambapo wanauza vitu pengine kwa bei na fuu. Na hicho kitu kime nisaidia sana katika kukua kwa biashara. Kwa sababu nikienda moja kwa moja kwa kambuni kunua vitu uwa na shangaa sana kwa sababu wateja uwa wana miminika kwa angu. Na wanabiashara wadogo wadogo, wanamiminika kwangu, wanakuja nuwauzie vitu. Na siwauzii kwa bei ghali sana kwa sababu mimi nataka faida. Na unajua faida ambayo napata kidogo kidogo ni faida kubwa sana kwa sababu nachukua vitu vingi kwa kambuni. Na weza kuchukua vitu ambayo pengine ni vyadamana kubwa sana. Hata ni kiuza, ni kipata faida, faida ambayo napata itachukua mwanabiashara pengine ambaye aja kuwa vizuri miaka mingi sana kupata faida kama hiyo. Na hiyo ndiyo baathi ya vitu ambavyo huwatu nasoma kwa biashara. Biashara haufanyi tu ju ya kufuraisha watu ama haufanyi biashara juu unataka ujulikane wee ni mwanabiashara. Biashara unakuwa na malengo na mipango kabambe na kamili ni jinzigani utapata faida kwa muda mfupi ama ni jinzigani utajitosheleza wanabiashara wengine ama wateja wako kokote ambako wako na icho kitu pia kimekuwa kikinipa moyo sana kwa sababu kwenda kununua bidhaa kwa kambuni tofauti tofauti inanisaidia pia kujulikana na ku kukueza kuandikisha vitu zangu. Mimi mwenyewe nazipa vile zinatoka, zinatoka na jinalangu. Kwa sababu kambuni itanifanya hayo yote kuha kikisha. Inaandikisha vitu zangu kwa jinalangu. Na nikienda rasokoni kuuze hizo vitu kwa wanabiashara wengine. Wanajua pengine mimi nami ni ko na kambuni. Lakini si kambuni ni kwenda tukule kwa kambuni. Na kuha kikisha hivi vitu vitoke kwa jinalangu. Na hivyo bahasi na waniekee na ata nambari yangu ya simu. Inanisaidia sana ku tembeza hizo vitu kwa haraka kwa sababu wanapeana ata mzigo unaenda inje ya inje kwa sababu ya ubora wabidhaa zangu. Na hapo ndipo na washauri wanabiashara wengine wawe ni watu ambao wanajifunza vitu kwa haraka sana ndipoza.

Kwa kweli sisi tukiwa wafugaji wa ngombe wengi, huwa tunakuwa na kazi mingi sana ya kutoa pengine yale masamadi ya ngombe kwa roli la ngombe na mahali ambapo ngombe inalala kila asubuhi. Na hiyo ni baadhi ya kazi ambazo huwa nazichukia sana. Kuamka kila asubuhi na mapema kuhakikisha, mmetua uchafu kwa nyumba ngombe na kutoa ule uchafu kupeleka mahali ambapo huwa tunaundia mbolea. Na imekua ni kazi ambayo imekuwa ni ya lazima kwa sababu wale ng'ombe wanakula chakula kila siku na chakula kikimwangika pengine kwa boma yao ambao wanalala. Inakuwa ni vigumu sana kutoa ule uchafu ndani ambayo imechanganyikana na masamadi. Na ni kazi ambayo imekuwa inanikera sana kwa muda mrefu kwa sababu ni kama ni desuri ya kila siku asubuhi kuamka na mapema. Alafu baada ya kuamka mapema, uhakikishe yakuwa, mahali ambapo ng'ombe zimelala, umetoa uchafu wote. Na uende pia, mahali ambapo zinakulia chakula, zimechanganya uchafu na masamadi na mkojo. Sasa ni lazima utoe ule uchafu wote na upeleke mahali pa kuundia mbolea. Ni kazi ambayo huwa inaudhi sana na ni kazi ngumu ambayo huwa inanipea ata. Wakati mwingine kutokukosa usingizi kwa sababu ukilala unajua hey leo nimemaliza kazi ya leo. Lakini ukiamka asubuhi unashtukia tena kazi ni ile ile tu. Sasa imekuwa niibadhi ya kazi ambayo naifanya kila siku kwa sababu kwanza kuenda kuhakikisha umesafisha mahali ambapo ng'ombe zinakulia chakula, utoe uchafu wote kwa hiyo sehemu ambapo zinakulia chakula, uhakikishe hiyo sehemu ni safi, uende upige dawa kwa roli la ngombe, uhakikishe umeua wale wadudu wote ambao wangekuja ama magonjwa yote ambayo yangesabisha ng'ombe. Apate ugonjwa kila asubuhi. Na si kitu ambacho unasema utafanya alafu kesho utapumzika. Kwa sababu ng'ombe wanakula kila saa kila wakati. Na wakila ndipo uchafu unajaa kwa roli la ng'ombe. Na imekuwa ni kazi kwanza kuwatafutia ile chakula kuwachanganyia na kuweka mahali ambapo wanakulia na kuhakikisha unawapea wale ngombe maji safi ni kazi ambayo si rahisi. Na ni kazi ambayo ni lilazima ujitume alafu kazi nyingine ambayo ni ngumu sana kwa ng'ombe ni kuhakikisha unawakamua kila asubuhi. Kukamua ng'ombe si jambo rahisi haswa kwa mtu ambaye anajifunza ukienda utashika matiti moja uvute na uchoke uwachane nayo kidogo utoroke. Lakini ni kazi ambayo unaifanya kila siku kuhakikisha unakamua kama ng'ombe kumi kumi. Na kila mmoja anakamua ng'ombe kumi kumi kwa sababu ni ng'ombe wengi. Na kuenda kumaliza wale ng'ombe kumi huwa umechuchumaa umeinama chini ambako ukitoka hapo ni kama mgongo si wako kwa sababu ni kazi ambayo ni lazima uifanye kwa wepesi ndio usikose muda ya wale wangombe kula chakula chao kwa sababu inakamuliwa mara tatu kwa siku inakamuliwa saa kumi ya usiku ikamuliwe saa ine ya mchana na ikamuliwe masaya jioni. Sasa ni lazima usipoteze muda ata kidogo kwa sababu ukipoteze muda kidogo itakuwa umeitilafiana na jinsi wale ng'ombe wanakula chakula chao na jinsi wale ng'ombe wanakamuliwa na jinsi wale ngombe wanapumzika. Kwa sababu kuna madakika ya kupumzika, sasa ni lazima ufanye kwa haraka sana kama ni kukamua, ukamue, uanze kukula chakula, cha asubuhi, baada ya kukula chakula wanywe maji, walambe chumvi, alafu, wapumziki kidogo. Na baada ya kupumzika watakuwa wakiamka hivi, watakuwa wameachilia uchafu, yale masamadi, pengine mengine ya mechanganyikana na nyasi, lazima uende utoe, ndiposa wale ngombe wakue na wakati mwepesi, wanapo kula chakula hiyo harufu ya masamadi na mkojo na nyasi imeondolewa kwa boma la ngombe ndiposa ngombe waweze kula kwa uhuru. Na hiyo kazi inachukua mtu ambaye amejinyima. Ni kazi ngumu sana na ni kazi ambayo naichukia siezi sema naipenda. Kuipenda naipenda kwa sababu inaleta mazao mazuri ya pesa lakini kuichukia naichukia sana kwa sababu ya kazi ambayo unafanya kwa ajili ya kulisha wale ngombe mpaka watoe maziwa na si maziwa tu maziwa mazuri.

Mimi kila mara huwa nakutana na jamii yangu kwa mikutano tofautitofauti na hata kuketi pamoja na kuzungumzia jinsi tutaweza pengine kukua jinsi tutaweza pengine kuafikia malengo ambayo tungeweka ndiposa tuweze kufanikiwa sisi sote kama jamii. Na si mzuri pengine mtu mmoja kwa jamii, hawe pengine anajiwezea ama anafanya vitu vyake vinanawiri mzuri ama vinasonga mzuri. Alafu wanajamii wengine, hawana pengine chochote, cha kutia mdomoni ama hawana maisha mazuri. Sasa huwa nakutana na jamii yangu kila mara nawapea ushauri nasaha, tunaketi chini, tunapangilia ni jinsi gani tutasaidia na sisi zote tuweze kutembea pamoja na tuweze kufanikiwa katika maishani mwetu. Na jamii yangu huwa ni watu wakarimu na ni watu wazuri sana waki itwa wanakukutana na wanakuja kwa haraka sana kwa ajili ya kusungumuza mambo ya jinsi tutaeza kujiendeleza. Pengine kibiashara, pengine kimaoni pengine ni nini tutafanya kwa pamoja ndiposa tuweze kufukuza umasikini na tuweze kuinuana mmoja kwa mwingine na maramingi sana nimekua msaada kwa jamii yangu na wawo pia wamekua msaada kwangu kwa sababu tukikutana kwa pamoja tukae chini, tuanze kuzungumzia jinzi gani, tutasaidia pengine wale ambao wako hoi ama hawajiwezi kabisa na sisi sote tutembee kwa pamoja. Kama watu moja na tusikizane ni jinzi gani kama tutapata miongoni mwetu mtu ambaye pengine ameshindwa pengine kupeleka mtoto shuleni ameshindwa kutia chakula mezani ni jinzi gani ataweza kuwa anatia chakula mezani. Si kumnumulia tu chakula na kusema itakuwa tumetatua tatizo ila tutamuanzishia shughuli ambayo itakuwa inampea mapato kila siku na atakuwa na uwezo wa kujinunulia chakula na hata kuwasomesha watoto wao. Na ilo, hii imekua ni jambo ambalo, tumekua tukiketi pamoja, tukisungumuza kama wanajamii, na tukitatua maswala mengi sana ambayo yamekua yanakumba jamii zetu. Kwa sababu si kwa jamii wote ambao wamefanikiwa ambao hawana shida yoyote hila kwa jamii huwa kunakuwa na watu tofautitofauti kuna wanaojieza zaidi kuna wenye wako wastani na kuna wenye wako chini kabisa. Sasa ni jukumu letu sisi wote kukaa pamoja kusaidiana ni jinzi gani tutainua mmoja kwa mwingine na ni jinzi gani tutainua ambao wako chini pia wakuje kwa kiwango ambacho wanaeza kujimudu kimaisha. Na hilo limetusaidia sana kama wanajamii kwa sababu kuinuana moja na mwingine si jambo rahisi kwa jamii mingi kwa sababu watu wengine huwa wanataka wajione mtu wao ni wao kwa kua wanasifiwa ama wanaabudiwa na jamii zao. Lakini mimi kama mshauri nasaha nilisema ilo si jambo nzuri. Kama mtu unajua unajiweza kwa jamii. Ni kwa nini usiketi chini na ukaketisha wanajamii wote chini. Na mkakaa chini mkaweka mipango kabambe. Ama mkapangilia ni vipi mutaweza kujinufaisha ama kunufaika maishani mwenu. Na hilo ndio imekua ni jambo ambalo limetusaidia sana katika sisi kuinuka kama jamii na kufanya mambo kwa pamoja na tukasaidia wale ambao wako chini. Kama ni kumnunulia pengine vifaa za kufanya kazi. Kama ako na shamba na hawezeshwi kulima, tunamlimia, tunampandia chakula, tunahakikisha hicho chakula, tunakilinda mpaka kiweze kuzaa mazao mazuri. Hapo ndipo utamuwache itakuwa tumempea ujuzi ya kuendeleza jinzi ya kulima, zaidi na kujinunulia vitu. Kama ni mwanabiashara, na biashara yake iko chini, tunaenda, tunapanga mikakati, tunasoma area, ni nini hiyo area inataka, ni nini hao wanajamii wanataka ama wanakijiji. Tunamuongezea vitu ambavyo hana, ambavyo vingewezesha hao wanakijiji kuja kununua kutoka kwake na tunahakikisha ako na uwezo hata wa kukimu mahitaji ya jamii nzima. Hivyo ndivyo uwa tuna hakikisha, tunaketi pamoja, tunaambizana, tunakuzana, mbaka tuone kila mmoja wetu hamefanikiwa maishani mwake kwa sababu ni tamaa ya kila mmoja wetu kufaniki.

Mimi huwa napigia kura kila mara kwa sababu kura ni mojawapo ya haki yangu ya kumchagua kiongozi ninayempenda. Kiongozi ambaye najua ata weza kufanikisha maendeleo na kuhakikisha kila mmoja wetu anapata mahitaji kwa wakati. Na kupiga kura ni mojawapo ya kifaa cha kuwatoa viongozi wabaya uongozini na kuwaleta wale wazuri uongozini kwa sababu ni kila tamaa ya mwananchi kuhakikisha kuwa anamchagua kiongozi ambaye atamwezesha kufanikiwa katika pengine kupata mahitaji yake kwa urahisi, kulipa karo kuhakikisha ako hospitali nzuri, kuhakikisha ako na barabara nzuri kuhakikisha pengine ako hata na maji safi ya kunywa. Na imekuwa ni tamaa yangu kila mwaka kuhakikisha yakuwa na kuwa kipaumbele na kuwa kwa mstari wa kwanza katika kuenda kumchagua kiongozi aliye mzuri. Kwa sababu ukimchagua kiongozi mbaya pia maisha yenyu yatakuwa magumu kwa sababu mtakuwa mnatumia barabara mbaya. Mtakuwa mnapata pengine shida wakati yenye mnaenda kutibiwa kwa sababu hakutakuwa na matibabu mazuri kwa sababu ya uongozi mbaya. Na kumchagua kiongozi kuzuri imetusaidia sana kwanza kama mimi nimekuwa nikiwapigia viongozi ambao wako na madili mema, viongozi ambao wako na utu na viongozi ambao wako na maono ya kujua kuendesha jamii yao. Na nasema kwa hakika kuwa kiongozi niliyemchagua mimi mwenyewe na hata nikamwuliza sera kwa watu wegine ni kiongozi ambaye amefanya kazi nzuri sana katika mtaa wetu. Kwa sababu nilikuwa natembea nashangaa ni. Nani alieka zile taa ambazo zinamulika usiku mahali ambapo kulikuwa na majambazi ambao walikuwa wamewangaisha wanakijijini na walikuwa ni majambazi sugu sana. Lakini niliposikia ni kiongozi niliyemchagua nilifurahia sana kwa sababu nilikuwa na nguvu. Hata kwa wale watu ambao nilikuwa nawauzia sera kuhusu yule kiongozi nilikuwa ni rahisi sana kwangu kupita hapo kwa sababu nikiongea nao walikuwa wananiambia na ni kweli ulituletea kiongozi ambaye ni mchapa kazi. Na ni kiongozi ambaye hana ukabila na ni kiongozi ambaye anaongoza kwa misingi ya kusikiza kila mtu. Ni hilo limekuwa ni jambo ambalo limenisaidia sana kwa muda mrefu kwa sababu nami pia huwa nakuwa na ile morali ya ku kuwa kiongozi kwa sababu ukieka kiongozi mzuri uongozini. Najua bila shaka, mtakuwa na barabara nzuri, mtakuwa na maji safi ambayo atachimbia kila kijiji, mtakuwa na umeme kila mahali, mumtakuwa na mashule mazuri ambayo yanawasomesha watoto mpaka wapite mtihani, na waende, kazi za juu, mpaka mahali ambapo anaweza kufikia, mtakuwa na mahospitali mazuri ambayo yamejengwa na yule kiongozi, ama ameenda kuongea na rais ambaye anaweza pia kuchangia katika kuleta fedha kwa ule mji ama kwa kile kijiji ama kata kwa ajili ya maendeleo. Na nakumbuka yule kiongozi mara ya kwanza mimi kupiga kura nilikuwa na wasiwasi mwingi nikisema eh na huyu kiongozi ambaye naenda kumchagua. Atafanya kazi kweli atakuwa ni mtu ambaye anawaunganisha wananchi kweli. Lakini baada ya ule kiongozi kushika mamlaka na kuapishwa mambo ambayo alianza kufanya hata iliwafurahisha wanakijiji wote. Kwa sababu cha kwanza kabisa alichukua vijana ambao hawana kazi. Na akawaeka kwa barabara wakafyeka msitu wote ambao ulikuwa unatisha watu hata kupita. Hiyo ndiyo ilikuwa ni jambo lake la kwanza na nilifurahia matunda ya kumpigia kura kwa sababu hata kazi kwa vijana ilipatikana kwa sababu bila shaka vijana walianza kufurahia shirikishwa katika kuhakikisha wanajenga taifa. Na maramingi viongozi wengi wanakosea kwa kutoshirikisha vijana kina mama. Na hata wazee katika kufanya maamuzi yake ya kila siku na kwa kitu ambacho wanataka kufanya. Na hapo ndipo nilijua kumbe uongozi, si jina tu uongozi ni kuhakikisha na kumaanisha kile kitu ambacho nafanya mpaka kizae matunda. Na hapo ndipo huyo kiongozi wananchi wengi wamempenda kwa utenda kazi wake na kwa kujitolea kwake kuhakikisha. Anawasaidia wale wanyonge na anasaidia wale hata ambao hawajiwezi kuenda shuleni na wale ambao wamelemewa hospitalini kuhakikisha wanapata matibabu kwa wakati ufaao.

Kwangu kuendesha baiskeli ni jambo la kawaida sana kwa sababu huwa nafanya zoezi la baiskeli kila asubuhi kabla sijaenda kazini. Wana nahakikisha nachukua baiskeli naiendesha kama muda wa lisali moja kila asubuhi kuhakikisha yakuwa kama nimetumia kama dakika salasini kuenda alafu dakika salasini kurudi. Huwa inanisaidia sana katika mazoezi ya mwili wangu ata kufanya mwili uwe mwepesi na nijambo ambalo limenisaidia pakubwa sana katika hata kuwa timamu, kukuwa mwepesi, kukuwa mtu shupavu na hata kukuwa mtu ambaye na jituma sana kazini najua taingia nianze kuiendesha baiskeli kila asubui imenisaidia pakubwa katika kukua mtend kazi mzuri sana kwa kazi yangu ambayo wanafanya kule kazini na tangia hiyo siku ndipo nilijua kumbe kuamuka mapema ni kitu kizuri sana kwa sababu mi huwa nahakikisha nimeamka saa kumi na moja asubuhi baada kwa kuamuka ninawe uso ni pigi deki nihakikisha nyumba hiko safi nimeosha vyombo alafu baada hapo saa kumi na mbili kamili nimechukua baiskeli nimeendesha. Nimerudi niendeshe kama pengine lisali moja hivi nime rudi alafu ndiposa niweze kuunda kiamshakinywa kabla ya kuenda kazi. Na tangia nianze kuendesha ile baiskeli nimeshudia mambu mengi sana kwa maisha yangu ata kwa hafya yangu. Kwa sababu tangia hiyo wakati sijakuwa mgonjwa kwa urahisi na nikikuwa mgonjwa pengine malaria na nime kutana pengine na watu ama wale pengine mbu ambao umeniuma lakini si kwa urahisi hata nigonjeke kwa sababu hata malaria ikini shika huwasijui na naskia keyenyewe imeisha na pia imenisaidia katika kupunguza vitu vingi kwa sababu mara ya kwanza nilukua napigina na msongo wa mawazo lakini tangia niannze kuendesha baiskeli msongo wa mawazo uliisha kabisa kwa sababu ata si huwa sifikirii chochote ila ni kichukua baiskeli nianze kuende shansibu na fikiria tu jinzi nitafika mali ambapo naenda alafu nirudi na imekuwa ikinisaidia sana katika kupunguza vitu vingi kwa maisha kwa sababu kitambu nilikuwa mzito ata kutembea ilikuwa mgumu lakini sasa hivi kutembea inakuwa rahisi sishuguliki na mambo ya watu ila nashugulika tu na mambo yangu. Alafu imenisaidia afya mwili wangu, nimekuwa mtu mwenye misuli tinginya na mutu mwenye ngozi safi. Hapo ndipo niliezakujua kuwa kumbe ukifanya zoezi, kadi, hata ngozi enyewe inaanza kumetameta na magonjwa yote yanatoka kwa mwili na hata sumu ambao iko kwa mwili wako enyewe inapungua. Na nimekuwa nikiendesha baiskeli kwa muda murefu, sasa na ata nikawona marafiki zangu wakaanza kuiendeshanpia asubuhi. Ili wachukua waho kuwiga mpano mzuri kutoka kwanngu na wakienda, dukani kununua kwa ajili ya pia kufanya mazoezi, ndiposa hao pia waweze kwa na afya njema ambapo hawatakuwa wanagonjeka kila mara. Rafiki yangu mwingine alikuja kwangu akasema kwani wewe unatumianga mafuta gani ama unakulanga chakula gani ambacho uko na nguvu hivi. Nikamwambia hapana ndugu yangu. Nyamaza keti chini nikupe siri ya maisha. Hapo ndipo nilimwambia ukitaka kufaulu maishani hata kama sikuendesha baiskeli. Hakikisha unafanya zoezi kila asubuhi. Kabla ya kufanya shughuli nyingine yoyote. Akaniambia na huwa unafaulu kivipi. Nikamwambia huwa natunza muda. Naweka masaa naamka mapema. Nakikisha nimefanya shuguli za nyumba zote. Alafu niende zoezi. Nikitoka zoezi nikirudi hivi. Nikukunywa kiamshakinywa na si kiamshakinywa tu. Bali nikiamshakinywa ambacho kiko na vitu vyote. Kama madini yote kama vile lishe bora. Hapo ndipo huwa naweza kupata nguvu. Hata siwezi kuwa na mawazo mengi. Kwa sababu mawazo ambayo nilikuwa nayo. Nikiendesha baiskeli yanapotelea huko. Na hiyo baisikeli huwa ni kama ni baadhi ya vitu ambavyo vinasaidia mwili wangu kuepuka na pengine msongo wa mawazo na vitu vingi ambavyo vingeniadhiri afya. Rafiki yangu alisema bila shaka nami pia naenda kujiunga na wewe kwa kufanya zoezi la kuendesha baisikeli kila asubuhi nione maisha yangu kama inabadilika. Kwa hakika alifanya hivyo na bila shaka alikuja kunirudishia shukurani teletele na kuniambia tangu unipe ushauri wa kufanya zoezi asubuhi. Sasa hakika napata matunda mazuri ambayo yamenisaidia.

Wikendi huwa ni siku yangu ya kipekee ambayo nimeitenga kwa kufanya pengine mambo yangu, pengine ya ku tuwa mahali tofauti tofauti na kuenda kuhakikisha pia najipa muda ya kutokuwa na msongo wa mawazo, kupata muda mzuri wa kufurahia na hata kupumzisha mawazo yangu niweze kuwa kama marafiki zangu wengine. Sasa kwangu mimi wikend huwa ni kipaumbele sana kwa shughuli zangu zote huwa naipe kipaumbele kwa sababu ya kupumzisha mawazo yangu, na hata kufurahia, na hata kutafuta mahali, ama mandhari mazuri ambapo naweza kupumzika, kama ni kucheza, kama ni kusikia mziki, kama ni kutulia tuko ka mahali ambapo kuna msitu, kuna kivuli na kuna hewa, safi ya kupunga. Kwa sababu mara mingi kila wikendi mimi huwa na pangilia. Kwa mfano kama wikendi ya ijayo hii nimepangilia kuenda kwa mbuga la wanyama kubwa sana ambapo nitaenda kutulia. Niweze kuenda kutembea nijionee maumbile ya mungu na jinsi wanyama wako mwituni tofauti tofauti afauti na ni wanyama wazuri sana wa kuwaona na hata nikiwaona hivi mawazo yangu yanatulia. Kwa sababu mimi huwa napenda kuenda mahali ambapo kuna vitu vya kiasili, kuna msituni, kuna mahali ambapo hewa safi inatoka mahali ambapo naona vitu hakika vya kitambo kabisa ambavyo havijaharibiwa na mwanadamu na imekuwa ni desturi yangu kila wikendi kupangilia mahali pa kuenda kutuliza mawazo kama ile wikendi liyoisha tulikuwa tumeenda kutembelea mlima mmoja ambapo watu walikuwa wanaenda kujifunza kukwea mlima. Na tulienda na marafiki zangu ambapo walienda kujionea maumbile, walienda wakatulia huko, tukakwea mlima, tukafunga kamba, tukapanda mpaka tukafika juu ya mlima kabisa ambapo. Watu wanasema ni vigumu sana kufika hapo huwa inachukua watu ambao wamejinyima na watu ambao wako na bidi. Ingawaje hatukuenda kwa, hatukuenda mahali ambapo ni mbali sana bali tulienda tu kwa, mlima ambao si mrefu sana na tukafika juu ya ule mulima, tukakaa huko, tukapata chakula chetu huko cha mchana, tukachoma nyama huko juu, tukatulia, tulibeba vifaa vyetu vya ku, choma nyama kwa sababu hawakurusi ku, hawaruhusu mtu yeyote kuwasha moto pengine msituni huko juu kwa sababu ya ku, pengine kwa kusababisha moto kuchoma ule mstuni. Sasa huwa tunakuwa na wikendi tofauti tofauti ambapo tunahakikisha tumefanya mambo yetu yamefana. Na hata tumepumzisha mawazo. Tumekuwa na pengine hadithi za kuchangamsha kucheka pamoja, kukula pamoja, kutembea pamoja na hata kufurahia maisha pamoja. Kama hivi wikendi ambazo zilipita mbili nyuma. Na kumbuka tulienda mpaka kwa mbuga la wanyama mmoja kubwa kule na nakuru ambapo tulienda tukazunguka kwa pamoja, tukajionea viboko ambao ni wengi sana huko na nyati zidi ya elfu sita ambapo walikuwa wanakimbizana, wanakula mzuri, unaona vile wanakula nyasi, mpaka unafurahia tu vile mandhari ya huko yapo. Na hapo ndipo tulijifunza vitu vingi sana vya kiasili kwa sababu kuna miti ambayo mimi hata sikuwa nimewai ona maishani mwangu mwote lakini tulienda tukakutana nayo huko wakatueleza uzuri wa hizo miti tukakula asali ya mwituni ambapo si kitu rahisi sana na hiyo wikendi ilikuwa ni baadhi za wikendi ambazo zilinifurahisha sana ingawaje hiyo wikendi ambayo inakuja tumepanga kuenda kutembelea mbuga la wanyama kubwa ambalo linaitwa masai mara ndiposa tuende tusikie chenye watu huwa nasikia wanasema hilo ni mbuga la wanyama la kipekee Afrika kwote ambalo liko na vitu vingi sana ambao ni wanyama wa kimaumbile na ni wanyama wa kiasili wa kujionea na ni wanyama wa mwituni la hasha, hakuna chochote ambacho kita tuzuia kufika huko. Kwa sababu tumeeka mipango kabambe ya kuenda kufurahia hiyo wikendi. Kwa sababu ni tamaa yetu na kila mmoja wetu kuhakikisha kila wikendi tunaitumia vizuri kwa kuzuru mahali tofauti tofauti. Ndiposa sisi nasi tuweze kujionea yale ambayo naendelea ulimwenguni. Na si ulimuenguni tu bali ni yepi ambayo ni ya kiasili ambayo bado yamesalia kuwa ni vitu ambavyo vinaonwa na watalii kwa wiki.

Tangia ututoni mimi nimekua nikiwa kiongozi, kuanzia, kidato cha kwanza, mpaka vile nilimaliza chuo kikuu, nilikuwa kiongozi, kila mara, watu walikuwa wananipenda, jinsi nilikuwa naongea na watu nawashauri, na hata vile nawangoza. Sasa mimi kitu ambacho napenda maishani mwangu mwote ni kusimamia watu kwa sababu sipendi tu kuwasimamia bali huwa napenda kuwapea ushauri nasaha na jinsi ya kuongea nao na jinsi ya kuwaongoza. Kwa sababu moja wapo ya vitu ambavyo najua niko na uwezo wa kuwasiliana na watu vizuri sana kwa sababu kila kiongozi akiwa na mawasiliano mazuri mambo yake huwa ianaenda shwari sana. Na ni kitu ambacho kimenisaidia sana sababu mimi huwa naweza kuwasiliana na hata mtu ambaye ako na hasira mtu ambaye pengine ako na ghathabu kali mtu ambae pengine ako na mambo mengi ambayo yanamsonga kimawazo huwa niko na uwezo wa kuwasiliana nao moja kwa moja bila hata kukwepa chochote. Na hicho ni baadhi ya vitu ambacho kimenifanya niwe mzuri sana katika kutatua shida tofautafauti. Kwa sababu kama kiongozi uwezi wasiliana na mtu mwenye ako na hasira ukitumia asira. Ama mtu mwenye anasongwa na mawazo unawasiliana naye kana kwamba hana shida yoyote. Na hiyo ni baadhi ya vitu ambayo imenisaidia kuwa kiongozi mzuri na napenda kusimamia watu kwa sababu ya mambo hayo machache. Pia niliona niko na uwezo wa kuzungumuza na watu ata ambao ambao wamesongwa na mawazo ambacho si kitu rahisi kwa kiongozi yeyote yule. Na nilishangaa sana kwa sababu niliona juzi niko na hekima na busara. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu kwa kambuni ambaye nafanya kwa sababu mimi ndiye nasimamia vitu vingi hapo ndani. Nilipata wafanyakazi fulani walikuwa na shida kubwa na wakaniita niweze kuwazungumzia na niweze kutatua iyo shida. Iyo shida nilichukua ni kama ni jambo rahisi sana na si kitu hata ya kufanya mtu awe na uwoga mkubwa. Na nikatatua iyo shida na tukapata suluhu na suluhu ikakua ni baadhi ya vitu hata ambaye inawasaidia wale wafanyakazi kuepuka yale ambayo walikua wanafanya wakidhania ni hasara kubwa sana na wanaenda kugharimikia kumbe ilikuwa ni mashine yenyeo yalikataa kufanya kazi na yalikuwa yamekaa sana bila kuundwa. Na hapo tulikaa keti chini tukazungumuza wakadhania ata kidogo ingine watoroke kazini lakini nikawaambia apana. Makosa huwa yanapatikana na si kupenda kwa mtu akienda pengine kuwasha mashine halafu afanye madhara ambayo amefanya. Ni vitu ambavyo vinafanyika na kampuni iko na bima, bima itashugulikia hayo mambo yote. Na hawa wafanyakazi walifurahi sana wakasema hatujawahi pata kiongozi kama wewe. Kwa sababu ingekuwa ni mwingine angeanza kusema naenda kuwakata mshahara, naenda hata kuwavuta kazi kwa sababu mmeharibu mashini. Kumbe ilikuwa ni mashini yenyewe yamekaa muda bila kufanyiwa pengine yale marekibisho ambayo huwa yanafanyika mara kwa mara kuhakikisha mashine yanafanya kazi vizuri. Alafu kitu kingine ambacho niligundua niko na uwezo wa kuvumilia mambo mengi sana kwa sababu kila mara unapatana na wafanyakazi tofuati tofauti, wametoka katika familia tofauti tofauti na kila mfanyakazi ako na mambo ambaye amebeba wengine pengine wako na hasira wengine ni watu wa kunyamaza wengine si watu wa kuongea wengine pengine wanakumbwa ama wanasongwa na mawazo kwa sababu ya maisha kuwa magumu sasa ni lazima ukuwe na uwezo wa kupambanua na ukuwe mvumilivu na subira ya kuwasikiliza wote na kuwajua wote. Ndiposa ufanye nao kazi kwa uraisi. Na hiyo imenisaidia sana kuwasimamia kwa sababu mimi nimewaleta karibu mpaka wamekua marafiki zangu mpaka wanaona wako mahali pazuri pa kufanyia kazi wako kwa mazingira mazuri ambayo hawasumbuliwi. Na mara mingi huwa wanapenda atakuja penye niko. Kwa sababu ukienda kwa makampuni zingine watu uwa wanaona. Ma pengine mabosi wao ama matajiri wao hawezi ongea nao lakini mimi kwangu wanakuja, tunaongea, tunacheka pamoja ni kama ni wenzangu, ni kama ni marafiki zangu za karibu, mpaka uwa wananiambia mambo mengi sana.

Kwa kawahida kama mfanya biashara mkubwa, uanakaa chini naeka mipango kabambe na mikakati jinzigani na weza kuhongeza pengine bidaa vingi ambavyo vitakua vina tosheleza wateja wangu. Na maramingi hua na keti chini na wateja wangu wakija kununua pengine nawauliza ni nini ambayo mnataka tofauti na yenye uenda na wapea. Na wateja uo wanakuja wanakueleza vizuri. Ukikuwa na uhusiano mwema na wateja wako na ukikuwa mtu wakusikiliza wateja wako kwa hakika, hakuna chochote ambacho hakiezekani. Kwa sababu hawa ndio wanakuwa na mawazo mema. Na hao ndio wanakuwa na vitu vizuri ambavyo nivyamtindo wakisasa ambavyo vimekuja ambavyo watakueleza uvilete ndiposa pengine biashara yako iweze kupanuka. Na mara mingi nimeona kwa hakika kuzalisha zaidi ni kulingana na vile wateja wako wanataka na kulingana na vile wateja wako wananunua vitu. Kwa sababu ukiuzia mteja mzuri kwa hakika atenda kuleta marafiki zake, atenda kukusanya marafiki zake watu wa jamii yake wakuje kwa biashara yako kununua na hapo ndipo uzalishaji huwa unakua kwa kiwango kikubwa. Alafu mimi uwa natembea kwa sababu mimi ni mwanabiashara natembea mahadi tofauti tofauti naangalia ni watu wangapi wanaishi hapo na wanapenda nini. Na kile kitu ambacho wanapenda kufatia wateja ambao nikona tofauti tofauti pengine anatoka sehemu fulani. Ananiambia na mbona hukujangi kwetu ama huwezi fungua hili duka lako nzuri huko kwetu. Na muambia ni nini munapenda alafu ananiekea chini vitu vyote ambavyo watu wa hio sehemu wanapenda alafu mimi nami naenda nakaa chini na ikathiria na naeka mikakati jinzi ya kufungua pengine biashara huko. Na hapo ndipo nimekua niki kufanikiwa na nikizalisha biashara vingi sana mahali tofauti tofauti kwa kuwasikiliza wateja wangu kwa kuketi nao chini kupanga. Na ata maramingi huwa na wapea vitu kwa bei na fuu ndiposa wananiletea wateja wengi. Na hapo ndipo nimekua naweza kuwa mzalishaji wa vitu vingi kwa sababu ya kuwasikiliza wateja wangu, kwa sababu ya kuwaletea kitu ambacho wanataka, kwa sababu ya kuketi pamoja nao na wanipe mahoni kuhusu, ni nini ningeleta kwa biashara ambayo ingenifanikisha zaidi kulingana na tamaa ya wateja. Alafu maramingi nimekua ni mtu ambaye pia napitia pengine vitabu na soma jinzi wanabiashara walio tangulia walifanya vipi waliketi chini kivipi kuhakikisha kuwa biashara zao zinanoka ama zinakuwa kwa haraka sana. Ambapo niliona mwanabiashara mmoja alikuwa anaeka vitu zake kwa mtandaoni nami pia nikaunda programu ambayo inashugulikia wateja wote mahali popote ambapo wako wakitaka kitu chochote wanaagiza tu alafu kinapelekwa mahali popote ambako wako. Hapo ndipo nilijifunza ujuzi mpya pia kusoma kutoka kwa vitabu na kutoka kwa wanabiashara walio bebea na wanabiashara mashuhuri ambao walifanikiwa maishani mwao. Na maramingi nimekua hata nikiwa himiza na kuwaambia marafiki zangu ambao tunafanya nao biashara. Biashara huwezi fanya we pekeako. Nilazima ukue na watu ambao wana kushika mkono. Nilazima ukue na watu ambao wananunua vitu vyako. Na nilazima ukuwe na mbinu ya kuzalisha biashara yako ambayo si sawa na watu wengine. Hapo ndipo nilijua ukweli biashara ineza zaana kwa nyingine kwa haraka sana kulingana na jinzi. Unaweka biashara yako na jinzi unaamini vitu ambavyo unafanya vinaezekana. Hapo ndipo biashara huwa vinanawiri sana. Na kwa hakika nimesoma mambo mengi sana kwa ile uwanja wa biashara. Kwa sababu biashara si kitu tu ambacho utenda siku moja na upate faida. Ni kitu ambacho utateseka, ujue, wateja wako wanataka nini, upate wateja ambao ni kichwa ngumu, upate wateja ambao wengine wata kutusi, wengine wata kukejeli, wengine wata kudharau, wengine. Watakuambia mambo mengi sana na hayo yote ni baadhi ya vitu ambavyo vina kufanya ukue katika biashara vizuri kwa sababu utajua kushugulikia kila mmoja kulingana na pengine jinzi hako hapo ni kweli kabisa ime.

Kulingana na kazi ambayo mimi nafanya, huwa naoga asubuhi na jioni. Kwa sababu asubuhi huwa naamka mapema, nihakikishe, nimepiga deki, nimefanya usafi wa nyumba, nimefanya zoezi, baada ya zoezi, nikuje nioge, nikunywe kiamshakinywa, halafu, niende kazini. Na baada ya kufanya kazi, siku yote nzima, ndiposa narudi, halafu, nioge, jioni. Na huwa inanichukuwa kama ni mtindo wa kila siku kwa sababu kuoga ni mojawapo ya vitu ambavyo vinakufanya mwili wako uwe, safi na kando na hayo yote inakufanya kutoa uchafu kwa mwili wako na kujizuia kutokana na virusi, bakteria na hata kutokana na magonjwa ambayo yangekushika. Na hapo nyuma vile kulikuwa na ugonjwa corona ambayo ilitatiza duniani kote. Watu walikuwa wanashangaa ni kwa nini wameeka maji na sabuni kila mahali ya kunawa. Kabla hujashika kitu, kabla hujafanya chochote unanawa. Na baada ya kufanya kitu chochote unanawa hatukuwa tunajua mpaka vile siku moja nilipokuwa nimeketi chini. Nikajiuliza na mbona siku hizi watu hawagonjeki sana sana. Ama hawagonjeki homa kama vile walikuwa wanagonjeka hapo nyuma. Kumbe siri ilikuwa mtu akinawa mkono kila wakati ako na uwezo wa kuua viini vingi sana. Maelfu na mamilioni ya viini ambavyo vingemsababishia kupata magonjwa ama kupata ugonjwa wa ngozi. Na hapo ndipo nilijua usafi na kuoga si kitu tu cha ku chezea mbali ni kitu cha kutilia mkazo kwa sababu afya yetu inategemea na kuoga, afya yetu inategemea na kuwa msafi, na afya yetu inategemea jinsi ya kujilinda na kujitunza sisi wenyewe kwa kuyapenda maji. Na mara mingi nilikuwa najiuliza ni kwa nini wakati ya corona watu walikuwa na pengine wanajipenda na walikuwa wanazingatia mambo ambayo kwa miaka mingi sana walikuwa wanapuuza. Hapo ndipo nilijua mwanadamu haezi jua uzuri wa kitu mpaka janga ama shida imkute ndipo ataanza kurudi kwa akili razini na kujua cha kufanya na kufanya mambo sahihi kwa sababu ya shida si kwa sababu ako na raha na kuoga kwa hakika wakati ya korona kama kule kunawa mkono kuliwasaidia watu wengi sana hata kukula chakula kisafi. Kwa sababu kila mara kabla mtu hajasalamia mwingine anahakikisha amenawa na akisalamia mwingine ananawa hiyo ndio ilikuwa ni baadhi ya desturi ambazo ziliekwa kuzuia ule ugonjwa wa Corona. Na niliona ilisaidia watu wengi sana kwa sababu watu mara mingi walikuwa wanaend hata kukila chakula kabla hawajaoga, kabla hawajanawa mkono. Na wanakula tu wakisema, ah, ile viini ambavyo vitaingia vitapatana na mashine ishage na itapotelea hapo. Lakini vile waligundua, kuna ugonjwa ambao unakuja, ukawanyenyekeza hapo, kila mmoja wetu alikuwa ananawa mkono bila hata kuambiwa na mtu yeyote. Alikuwa anazingatia usafi na bila kuambiwa na mtu yeyote. Na ilitusaidia sana kupunguza ule ugonjwa wa Corona. Na hata sasa hivi kuoga ni kitu cha muhimu sana kwa afya ya mwili wetu. Na si kwa afya ya mwili wetu tu peke yake bali inatusaidia tuwe watu wachangamfu hata tukiwa kazini tusieze kunukia, kunuka vibaya, kufanya wengine kuwapa wakati mgumu ambapo wanafanya kazi, wasifanye kazi kwa uhuru kwa sababu pengine unanuka jasho na kuoga mimi nahakikisha kila asubuhi nimeoga, nimejipaka mafuta mazuri, hata nikienda kazini, nikifanya kazini, kazi na wenzangu, nanukia vizuri, hata tunakuwa na ule uhuru wa kuongea na kufanya shughuli zetu bila kukuwa na tatizo lolote. Halafu kwa hakika baada ya Mimi kufanya kazi jioni huwa nakuja namalizia shughuli zangu, nifanye zoezi kidogo, nifanye usafi nihakikishe pengine, nimemalizia shughuli zote, halafu niende nioge, baada ya kuoga huwa nasikia ni kama mwili pia umerudi, safi kabisa ambapo naeza kufikiria mzuri, halafu niende niandae chakula cha jioni. Na hivyo imenisaidia sana katika shughuli zangu za kila siku kwa sababu ukitoa uchafu kwa mwili unakuwa mwepesi wa kufanya shughuli zako kwa haraka sana na imenisaidia katika kufanya kazi.

Ni kweli kabisa mimi huwa natumia video kwa njia ya mawasiliano kwa sababu, maramingi huwa nahakikisha wakati yenye nazungumza na watu pengine ambao wako nchi ya nje, ama wako kule pengine ughaibuni, ufaransa na hata marekani huwa tunazungumza nao kwa njia ya video. Na maramingi hata tukifanya pengine mkutano, ambapo watu wako upande tofauti tofauti na tunataka kuzungumza nao, huwa inakua rahisi sana kwetu kuzungumza nao kwa njia ya video. Na ujumbe huwa unafika nyumbani hata unaona mtu kokota aliko ni kama mko na yeye. Na pia huwa inasaidia sana wakati wenye mtu anaongea ni vizuri sana kuonana. Ni kama nusu ya kuonana. Na video imetusaidia sana kusuluhisha vitu vingi pengine kama kibiashara, kama mtu anataka kukuuzia kitu na ako pengine ughaibuni. Atakuonyesha hicho kitu papo hapo mahali ambako aliko, uone kinakaa vipi, kikona muundo mzuri ama kikona muonekano mzuri. Nawe pia, moja kwa moja utamwambia umekipenda. Mkionana uso kwa uso kwa sababu mnatumia video halafu akuwekee. Na kije kwa usafiri pengine wa ndege ama wa meli. Halafu pia video mara mingi imetusaidia kama pengine unataka kujua mahali ambako unaenda, mtu atabonyeza tu kwa pengine ramani. Halafu akikuwa na ramani ile, yeye mwenyewe atakuwa anaonekana akionyesha, halafu utakuwa unamuelekeza aje hii barabara, atumie hii, ama fanya hivi, enda kule. Na utapata mtu anafika kwa haraka sana kwa kutumia ramani, akiwa anazungumza na wewe kwa njia ya video, kwa sababu ni rahisi sana kuwasiliana mkionana. Hata kama si ana kwa ana, lakini kwa njia ya video. Halafu mara mingi, siku hizi vijana kwa wazee, wamekuwa wakiwasiliana kwa njia ya video ndiposa pengine uone mtoto wako, kama alienda shuleni na ako mbali na wewe. Pengine anasomea ughaibuni na wewe uko mjini Kenya. Unaweza muona moja kwa moja kwa nyumba yake kama amelala. Kama analala pahali pazuri? Kama maisha yake ni mazuri ama ni mabaya? Na video imetusaidia sana katika kujua vitu vingi. Na kuonyesha uwazi wa kitu. Kama mtu anataka kukuagizia mzigo atakupigia simu kwa video, halafu uone mzigo ambayo anataka kukuagizia. Uione kwa macho wewe mwenyewe hata kama huyuko pale lakini atawekelea tu kamera halafu imulike ule mzigo, na wewe upande wako uone ule mzigo moja kwa moja. Halafu utamwambia; huo mzigo mzuri sana, ama uko na muonekano mzuri, shwari kabisa. Aiwekeze pengine kwa ndege na ije popote niko ambako itanifikia. Halafu pia video mimi kibinafsi tumekuwa tukitumia wakati wa ugonjwa wa korona ulipozuka. Hatukuwa tunaenda darasani kusoma kama vile tulikuwa tunasoma kawaida, sasa ilikuwa mwalimu anafunza kutumia njia ya video. Sase wewe unaenda, unabonyeza tu, anatuma link kwa simu yako, halafu, unabonyeza hio link, halafu, akianza kufunza, utakuwa unaona kila kitu chenye, anafunza, hata akifanya michoro yoyote kwa ubao, utakuwa, unaona. Na moja kwa moja utakuwa unafanya uhalisia wa kitu chenye atakuwa anafunza kwa sababu cha kwanza utakuwa unamuona mwalimu vile, anaashiria na vile anafanya kila kitu. Nawe pia utakuwa unafanya tu vile vile. Chochote ambacho anafunza ubaoni utakuwa unakiona kwa sababu anatumia ile kamera kubwa kuonyesha kila kitu ambacho kinafunzwa kwa ule ubao. Na video imerahisisha sana mwasiliano, ambapo nikitaka kwasiliana na pengine mamangu na ako kule nyumbani. Na mimi penye nafanya kazi ni mbali sana na yeye, nitampigia tu simu na mwambia mama nataka kukuona, pengine ukipika jikoni, tukiendelea kuongea, anawekelea tu video, pole pole, shwari kabisa, akiendelea kupika mnaonana, akiongea nawe pia anakuona mahali popote pengine ambao umekaa, kama unafanya kazi anakuona moja kwa moja, hata kama hakuoni ana kwa ana lakini anakuona kwa njia ya video. Sasa video tunasema ni kitu kizuri sana kwa teknolojia. Kwa sababu imetusaidia kurahisisha mawasiliano na pia kuonana. Kwa njia ya nusushwari kwa sababu hata kama hamuonani moja kwa moja, lakini mnaonana kwa njia ya video, na mnazungumza vizuri mahali.

Mara mingi mimi huwa nachaji vifaa haswa ambavyo natumia kama pengine laptopu na simu ya rununu. Simu ya rununu mimi huwa na ichaji mara moja kwa siku kwa sababu huwa situmii sana kwa mazungumuzo mpaka iishe moto na iko na uwezo wa kueka moto kwa muda mrefu. Lakini laptopu wanachaji kila mara kwa sababu ni kifaa ambacho wanakitumia kwa kazi. Na ninapofanya kazi, lazima niiekelee kwa moto kwa sababu kazi ambayo naifanya. Nafanya kazi ngumu ambayo ni ya mutandao. Na ni lazima niieke kwa moto karibu kila saa kwa sababu mara mingi nakuwa pengine. Nachapisha vitu na nikichapisha vinakunywa moto mingi sana alafu kutuma ujumbe mfupu mfupi mara kufanya shughuli tofauti tofauti mara moja ambapo ukiifanya shughuli mingi ukitumia ile pengine laptopu inakunywa moto mingi sasa inanigharimu kuichaji karibu kila lisali alafu kwa upande wa pengine kuchaji vifaa vingine ambavyo navitumia pengine kama ile mashine ya kutuoa makaratasi iyo nayo huwa sitoi kwa moto kwa sababu ni lazima nieke kwa moto, lazima nieke kwa moto lisari ishirini na nne wakati yenye niko natoa zile makaratasi ama nachapisha ama napaka rangi pengine vifaa vingine. Sasa huwa inanichukua wakati wenye niko nafanya kazi, moto, lazima nikue nao kila wakati. Na kama hakuna moto lazima nikue na njia mbadala ya kuhakikisha kazi yangu haisimami kamwe. Ndiyo sababu nikanunua kifaa cha kifaa cha sola ambacho kinanisaidia pengine kinatumia jua. Kama hakuna pengine umeme umepotea natumia kile kifaa cha sola. Na nimekua nikisaidika sana kwa kutumia pengine vifaa tofauti tofauti kwa sababu nimekua pengine na ile laptopu, niko na simu ya rununu na pia niko na vifaa vingine ambavyo vinahitaji moto na huwa navichaji kila wakati kwa sababu ya kurahisisha kazi yangu lakini nafurahia sana kwa sababu hata naona simu yangu, inafanya mambo mengi sana kando na laptopu, na inaeka moto kwa muda mrefu imenisaidia sana katika kufanya kazi yangu kwa sababu hata pengine umeme ukipotea alafu pengine hile umeme ambao huwa naeka ya mbadala ya sola pia ipotee simu yangu itaendelea kufanya kazi kwa sababu ni inaeka moto kwa muda mrefu. Na nafurahia sana kampuni ambayo ilitengeneza hiyo simu kwa sababu hata kama ilinigharimu fedha mingi lakini kwa kazi pia inanisaidia kwa sababu kando na laptopu inaeza fanya kazi ya laptopu vyema zaidi. Na nawashauri pengine marafiki wangu ambao wanataka kununua simu. Ama kununua kifaa chochote ambacho kinatumia umeme. Si ununue tu kile kifaa bali uzingatie mambo muhimu ambayo pengine uwekaji wa moto kama iko na uwezo wa kufanya kazi tofauti tofauti kama iko na uwezo pia ya kubeba ujumbe mwingi mara moja. Kwa sababu unaeza nunua simu ukadhania umenunua simu nzuri. Kumbe umenunua simu yenye ukieka moto ndani haikai hauezi eka ujumbe mingi, urundike ujumbe mingi ndani kwa sababu pengine nafasi ya kubeba ule ujumbe ni kidogo sana kwake. Pia uzingatie hiyo simu inaeza kufanya kazi ambayo pengine laptopu yako inafanya wakati hakuna umeme. Hivyo ndiyo baadhi ya vitu ambazo inatakikana uangalie kama unafanya kazi ambayo inahitaji pengine maswala ya kiteknolojia ama maswala ya mtandaoni. Ni lazima ujipange vya kutosha kwa sababu ndiyo uweze kufanikiwa kazini mwako. Ni lazima ukue na umeme wa kutosha kama huna umeme wa kutosha ukue na umeme mbadala pengine kama sola. Na kama huna hayo yote ukue na simu mzuri pia ambapo, umeme unapo potea inaezakusaidia katika kurahisisha kazi yako mahali kokote ambako uko. Lakini pia nafurahia vile nimekua nikifanya kazi nikitumia laptopu yangu. Hata kama umeme inapotea kama lisali moja laptopu yangu iko na uwezo wa kueka moto zaidi ya lisali moja na huwa inanisaidia sana kutatua shida mingi. Kwa sababu wakati yenye umeme umepotea wakati ambapo wengine wanalalamika mimi kazi inaendelea tu nayo kama kawaida. Ninakua rahisi sana kwangu na inanisaidia sana kusukuma kazi yangu iwe raisi. Na hapo ndipo nitafurahisha pengine wateja wangu ambao nawashughulikia. Bure bila hiyo wateja kufurahi inakuwa ngumu na ni mbaya sana kutokushughulikia mteja aridhike. Kwa sababu ni yeye ndiye amekuandika kazi na kila siku akihitaji kitu chochote.

Siku yangu ya kuzaliwa ni mojawapo ya siku za kipekee sana na uwa naifanyia sherehe ya haina yake kwa sababu ni siku lazima ni henzi na nijue ya kwamba tare kama hiyo, mwezi kama huo, mwaka kama huo na siku kama hiyo ilinifanya mimi kukuja duniani na nilikuja kwa baati kwa sababu wengi huwa wanatamani kufika ata wakiwa hai lakini wengi huwa wanakufia tumboni wengi huwa wanazaliwa na wanakufa wengi huwa wanazaliwa wakawa wagonjwa na baadae wakafa sasa hiyo siku huwa naichukua kama siku muhimu sana kwa maisha yangu. Na kusherekea iyo siku uwa ni lazima. Kwa sababu uwa naeka mikakati mapema kabla ya iyo siku kufika. Ndiposa niweze kujua sheree yangu itafanyika wapi. Itakuwa vipi, itausisha kinanani. Na nikinanani ndio watakuwa wageni, wakutarajia ama waeshimiwa na watafanya nini kwa ajili ya kufanya iyo sheree ifane zaidi. Sasa uwa ni kitu muhimu sana ambacho huwa tunachangiana sisi jamii na rafiki yangu kuhakikisha kuwa io sheree inakuwa ni sheree ya kipekee. Kwa mfano kama mwaka jana na kumbuka tulisanyana na marafiki zangu na jamii ambapo tulikuwa tumepanga iyo sheree tunaenda kuhifanya ikuwe ni sheree moja wapo ya kipekee ambapo tulifanyia kandola barahindi ambapo tulikusanyika kwote hapo na tukapiga hema hapo ambapo kwa zote tulichanga muka tukachanga fedha mingi sana ambayo ilituwezesha ata kupiga hema hapo sikutano. Tuli sherekea na ilikuwa ni moja wapo ya sheree ambazo zili tamanika na watu wengi kwa sababu kwa njia yenye tulikuwa tunafanya iyo sheree ilikuwa tafauti sana kwa sababu tulibeba kila kitu kutoka nyumbani kuku pengine upande wa magharibi kuelekea upande wa kule pwani ambapo tulikusanyika sisi wote na sheree ilianza siki ya kwanza ambapo ilikuwa ni siki ya shere yenyewe ambapo tulichoma nyama kando kando ya barini na tuka unda kikao ambacho kilikuwa kina usisha marafiki na watu tafautatafauti tukakaa pamoja na tuka shiriki, tukala, tukanywa, alafu baada ya kunywa na kula na kufanya kila kitu, tuka furai, tuka taniana, tuka cheka vizuri na baada ya hapo ambao wanajua kuogelea waka ingia ndani ya bahari hindi, wakaanza kuogelea lakini wakielekezwa kwa sababu mawimbi yalikuwa mengi na yalikuwa yanatishatisha haiku kumetulia kabisa alafu ambao wanapenda kutembea kwa ule mchangarawe mwepe kama deluji walikuwa wanaenda wanatembea kule wanacheza mpira wakishangilia kwa pamoja wakaunda timu mbili za kusherekea iyo sheree yangu na iyo sheree yangu ilikuwa moja wapo ya sheree ambazo zilitamanika sana kwa sababu kulikuwa na vigelegele shangwe na vivijo. Kwa kila hatua ambaye tulikuwa tunapiga na watu wote wali kuwa wanafurahia. Ata wazazi wangu, ata kama wakuwa wanacheza michezo mingi lakini kazi yao ilikuwa ni kupanga. Ni nini tunaenda kufanya cha pili ama ni nini tutafanya tufuraie kwa pomoja. Hao ndiyo walikuwa kama waelekezi kwa kila hatua ya kitu ambaye tulikuwa tunafanya. Tulikuwa tunawauliza kama watu wa wenye busara na hekima ya hali ya juu. Ikifika mawimbini mengi walikona tukataza musingie baharini kwa sababu hatutaki kupoteza muti yeyote kutoka huku makaribi tumekuja kusherekea huku alafu ipatikane mtu moja anapotea itakuwa ni vibaya sana. Na hizo sheree zime nisaidia sana tangia ni anze kufanya zile sheree ku za kumbukizi ya siku yangu ya kuzaliwa imekua ni sheree ambazo zime nisaidia ataku waza na kuona maisha kwa muonekano tafauti. Kwa sababu kwa kwanzia nianze kufanya zile shere ni mekua nafanya vitu vingi na nimeona mabadiliko makubwa mwishani mwangu kwa sababu mara ya kwanza sikuwa na fedha ya kuenda pengine kulepwani wazazi wangu wakanismamia na mara ya pili nilipo anza kuwa na pesa nikaona vitu zinaenda shwari kabisa kwa sababu nilikuwa na jituma zaidi nikijua mimi. Sasa hivi lazima ni garamikie sheree yangu. Na kwa garamikia sheree lazima. Pengine ni unge mkono wazazu yangu ni wabebe tuendenao. Marafiki zangu ambao wajiwezi na wangependa kuwa kwa hiyo sheree nilikuwa na walipia fedha. Sasa ilinipanua mawazo ni kanza kuona vitu tofauti. Na ni kanza kufanya bidii kwa ajili ya kila atuwa ya maisha yangu na kufanikisha sheree ambazo nafanya. Kila mwaka na safari ambayo inamba.

Kwa hakika shughuli yangu ya kupendeza huwa ni kukaa kwa biashara yangu na kuhakikisha ya kuwa wateja wote ambao wanakuja, wana shughulikiwa kwa haraka sana. Na wana shughulikiwa kulingana na mahitaji yao kwa uaminifu, kwa ukarimu na kwa upendo. Na nimekua nikipenda hicho kitu sana kwa sababu shughuli ya biashara kwangu imekua nitaingia utotoni kwa sababu nilitoa ile biashara kwa wazazi wangu na wazazi wangu walikuwa wananipea mwelekeo tofauti wa maisha wakisema kama unataka kufanikiwa kwa biashara mtoto wetu ni lazima ukuwe ni mtu wa nidhamu ni lazima ukuwe na mtu wa mawasiliano mema na mazuri ambapo unapo shiriki jana na wengine ama ambapo ninapo ongeleshe pengine wateja lazima nijue jinsi ya kuongea nao mwa sababu wateja huwa hawafanani na kila mteja hukuja na maneno yake pengine mwingine ametoka kwa nyumba kama amekasirika mwingine ni mgonjwa mwingine niko na uwezo hata wa kuuzia maduka madogo madogo vitu. Na hiyo kazi imekua ni kazi ambayo ime nifungulia njia mingi sana za maisha, ime nipa mwonekano tofauti ya maisha, ambapo nimekua nikijiuliza mara mingi kabla nianze hiyo biashara ni nini ambacho nitafanya duniani ikinipendeze ama kiwe ni cha kupendeza watu wote ambao pengine wanakuja kununua ama ambao ntakua nashirikiana nao. Lakini tangia ni gundue shuguli ya biyashara, imebadilisha marafiki wangu ambao tunazungu mzenao, imebadilisha mwonekana wangu wa maisha, imebadilisha jinzi na jiendesha na imebadilisha mingi sana ambapo biashara pia ambayo nafanya imekua ikinisaidia pakubwa katika kufungua biashara zingine na hata kukuwa mtu ambaye ni mshauri na anapeana ushauri nasaha kwa wanabiashara wadogo. Hata wakati mwingine wananiita katika kongamano zao za biashara na mimi na hutubia. Nawapa mwelekeo jinsi ya kuendesha biashara na ni vipi biashara inaweza kukupiga chenga na changamoto ngapi za biashara unapitia. Na baada ya kupitia changamoto uko na uwezo ama soka msoba ya kushughulikia zile changamoto. Ni baadhi tu ya vitu ambavyo huwa vinanisaidia katika kufanya biashara yangu ifane na ikuwe ni ya kipekee na iwe ni biashara ambayo inanisaidia kukimu mahitaji yangu ya maisha ya kila siku. Na hiyo shughuli ya biashara huwa inanipendeza sana kwa sababu mimi nilikuwa najiuliza kama haingekuwa biashara. Ningekua na uwezo wa kuenda inje lakini mimi nikitaka kununua gari kwa sababu ya biashara ni haraka sana kwangu kwa sababu narudi tu kwa benki nachukua fedha ambazo pengine nimeweka huko na hazina kazi ya dharura nazieka kwa gari ama nataka kubadilisha gari za kazi naenda tu kwa benki nachukua fedha naagiza gari zenye ni mpya nazilipia pesa yote moja kwa moja kabla zifike nchini, zikifika nchini ni mimi nazichukua kama nimelipia madeni yote nimemaliza. Na hiyo shughuli ya biashara pia, minifunza vitu vingi sana kukana marafiki, kukana rafiki yako si jambo laisi, kukana rafiki ni jambo ambalo lina kuchukua, wajue hawa rafiki wako wanapenda nini, wanakaki, vipi, na hata wakati nyo nakutemilo kwa biyashara ya wambie kama kwa sababu biashara ni kama kushindana. Na mtu ukianza kumpea siri yako ya jinsi huwa unashinda kitu. Atakuja akugeuke na atumie hiyo siri kugeuka. Na mara mingi huwa na kiti chini na wanabiashara wadogo na naambia na naambia uzuri wabiashara na ubaye wabiashara ni hizi gani ya kupendezi. Na ni nini utafanya paka uipende hiyo biashara paka ikue ndani ya moyo wako iwe tu ni kama kila kitu chako. Na hapo ndipo nimeweza kuibuka mshindi kwa mambo mengi sana ya kibiashara. Na ime nisaidia.

Nakumbuka zawadi kuu ambayo nishawahi pokea na mbaka sasa hivi haijawahi toka kwa kumbu kumbu yangu ni wakati babu yangu alikuwa naelekea siku zake za mwisho mwisho hapa duniani akanita kule kwake na akasema kijana wangu ambaye ni mjukuu wangu nataka uketi hapa chini kuna mambo machache ambayo nataka nikupe na haya mambo ndiyo ita kusaidia usoni, na itakusaidia kwa maisha yako ya mbeleni katika kuendesha maisha na jinzi utakua unaongea na watu, jinsi utakua unakaa na watu na jinsi utakua unajiendesha mbele ya watu na mwonekano wako kwa jamii nzima utakua kivipi. Sasa aka niketisha chini aka niambia mjuku wangu sikia na usikie vizuri. Mimi sina vitu vingi ambavyo pengine naeza kukupea ama sina mambo mengi ambayo pengine huenda mali ama vitu vingi ambavyo ntakupea. Aka nionesha, kuna sehemu ya shamba ambayo nilionesha babako lakini hakuichukulia maanani sana. Hiyo sehemu nilitayarisha, stakabadhi zote ambazo zinahusu, hiyo sehemu ya shamba. Sasa niko nenda kukakabidhi wewe ndiye utakuwa mumiliki wa hiyo sehemu. Na kabla ya kuniambia hayo maneno, kuna yale ambayo anifuatisha ya kwanza. Akaniambia mjukuu wangu najua dunia saizi imeharibika sana kama mimi ni mzee hivi lakini na imenichosha kabisa akaniambia kama kuna kitu nataka ni kubariki nacho na si ata ile stakabadhi ya shamba ambayo naenda kukupa kwa sababu hiyo unaweza rudi ndani ya hilo shamba siku yote. Akaniambia kama kuna kitu kimoja ambacho nataka nikuwachie hapa duniani. Jifunze kuwa mwaminifu, jifunze kumwogopa mungu, jifunze kuwa mtu ambaye unakaa na majirani wako vizuri na jifunze kuepuka vitu vyovyote ambavyo havikusaidii na hiviingi kwa maisha yako popote pale usijaribu kujihusisha navyo. Hayo ni maneno ya babu yangu ambaye alikua ananiambia mwisho kabla ya kukinikabidhi zile stakabadhi za shamba. Na alipo kuwa akinikabidhi stakabadhi za shamba, alilia machozi, machozi ika mwagika, aka sema sijawai, ona mjukuu wangu, aliyenipendeza kama wewe. Na kwanzia leo kusonga mbele mimi nimekuwachia hivi vitu vyote na kutakia maisha mazuri na nataka kila hatua ya maisha yako iwe ni maisha ambayo itafanya wengine pia waige mfano mzuri kutoka kwako na ata nikifa watakuwa wanaona yale nilikuwa natendea wengine watakuwa wanakutumia wewe kama mjukuu wakisema huyo mjukuu hakika akafanana na babu yake ambaye ilishi maisha safi hapa duniani. Kuhishi na watu vyema, kuhishi na watu kwa ukarimu, kusaidia watu na kuepuka mizozo ama magombano ya jamii zingine ambazo pengine huenda zika achilia familia kwa mapigano. Na mpaka leo hii hio baraka ambayo babu yangu alinipa huwa na iona ni kubwa sana kuliko hata ile stakabadhi ambayo alinipa yeye kama babu yangu. Na kila mara hua naketi chini nasema ingawaje babu alienda lakini kuna mambo yenye alinena na hayo mambo yanajirudia hapa duniani siku ya leo. Kwa sababu ukiangalia dunia sasa imeharibika imechafuka na ata unasema ni itakuwaje kama mimi ningali kijana na naona mambo inaenda hivi na sijakua na familia kubwa itakuwa aje siku za usoni wakati watoto wetu watakua wakubwa lakini nikikumbuka yale maneno ya kuridhi ambayo aliniwachia huwa huwa yananipa moyo sana kwa sababu tangia aniambia hayo maneno. Hata huwa sijihusishi na vikundi vibaya ama vikundi vipotovu ama huwa sijihuzishi na mambo ya watu ambayo hainihusu kwa vyoyote vile huwa sichuki mtu yoyote ama sikai na majirani wangu vibaya kwa sababu wanachukulia majirani kama mandugu zangu kama ni watu ambao tuneza keti chini nao kama madada zangu kani watu amba tuneza kieti chini nao tukaongea kama kuna jambo lolote limeenda kasoro tukai chini tusuluhishe na tupate suluhu ya kudumu kuliko gugombana kwa sababu ugomvi kila mara huishia matatani na matatani hutuleta katika vita ambavyo havitusaidii kwa maisha kamwe na kwanzia hiyo siku hayo maneno huwa yanasalia ndani ya kichwa changu mpaka sasa hivi huwa na.

Kila siku mimi ninapofungua simu yangu asubuhi baada ya kuamuka kuna vitu ambavyo huwa naangalia vya muhimu kwa pengine mtandao wa YouTube. Alafu mwingine ni kwenye whatsApp yangu kwa sababu hapo ndipo huwa napata ujumbe wa vile mambo yanaendelea ulimwenguni ama njini kwote. Na ninapoingia pengine kwenye whatsApp yangu, huwa tunakuwa na vitu vingi sana, vya kazini, vitu pengine vya vikundi ambavyo tuko navyo tofautofauti, hapo ndipo watu huwa wanaeka, shughuli za wiki ama shughuli za kila siku. Sa kwa mfano kama nataka kuangalia ratiba ya siku ya leo inaenda kivipi, nitaingia tu hapo ndani niangalie ni nini yapaswa nifanye leo, alafu nichunguze, natakikana nikuwe kazi, saa ngapi na saa ngapi tutakuwa tunaenda wapi kwa sababu sisi ni watu wa kuzunguka na kutembea tembea pengine kule uwanjani tukifanya kazi na ni lazima ratiba zote huwa zinaekwa kwa ule mtandao wa whatsApp. Alafu mara mingi nikitaka kuagiza kitu pia huwa natumia ule mtandao wa whatsApp kwa sababu ni mtandao wa kazi na tumeshirikishwa na vikundi tofauti tofauti. Pengine nataka kuagiza kitu kutoka kwa jiji kule Nairobi nabonyeza tu kwa ile pengine mahali pa kuagiza ile sehemu ama ile kikundi ambacho tuko nacho ndani cha kuagiza vitu pengine ya kampuni yetu. Naenda tu hapo ndani naandika ujumbe mfupi wa vitu vyote ambavyo nimeorodhesha vinatakikana katika kampuni yetu alafu nanatuma ujumbe mfupi kwa muhusika na muhusika naye anavisoma alafu anarudisha ujumbe kwa haraka sana kwa kutimiza yale ambayo nimewaandikia alafu mara mingi nikiingia pengine kwenye YouTube kama kwa mfano nataka kufatilia jinsi vitu vya kitambo vilifanyika. Kwa mfano nimekuwa nikifatilia jinsi inchi yetu ilipata ukombozi. Nikaona jinsi mababa zetu walikuwa wanapigania inchi. Vile walijitoa muanga na uhai wako kwa wao kwa ajili ya kuakikisha inchi yetu ilipata ukombozi. Wengine wakafungwa kule kwa seli, wengine wakapigwa risasi, wengine wakauawa kwa upanga na wengine hata wakatupwa kwa maji kwa ajili tu ya kukufia inchi yao. Hapo ndipo huwa najionea vitu vingi hata naona ni yepi yanaendelea ulimwenguni kote. Nafatilia tu zile video. Alafi inanielekeza jinsi mambo yanaendeshwa ulimwenguni kote. Na hicho kitu kimenisaidia sana kukua mtu ambaye najua mambo mengi na nafatilia mambo mengi kwa kupitia njia ya mtandao kwa sababu hizo ni baadhi ya programu ambazo huwa zinanisaidia katika kukuwa makinifu na kujua chenye kinaendelea kokote duniani. Alafu hizi programu zimetusaidia kufanya vitu vingi sana. Kwa mfano kama ili pengine kwa mtandao, pengine ya whatsApp, huwa tunatumia hata kama tunataka kuchangisha pengine mwenzetu ama mmoja wetu amepata mziba tunaenda tu wapo tunaandikisha fulani na fulani amepata mziba huu na huu na anataka kiasi hiki cha peza sasa sisi kama marafiki zake na marafiki zetu wengine tunaanza ule mchangisho moja kwa moja ambapo tutahakikisha tumejitoa kwa hali na mali na kwa uwezo wetu kuhakikisha mwenzetu pia anapata fadhili ama anapata msaada wetu na matatizo ambayo anakumbana nayo yanaeza kutatulika kwa njia moja ama nyingine ama kabisa na hizi programu zimetusaidia pia hata kwa masomo kwa sababu nakumbuka nimesoma pengine masomo mengi sana nikitumia programu ya YouTube kwa sababu ukitaka chochote kusoma unaenda tu unaandikisha ni nini unataka kusoma alafu hayo masomo yanakuja moja kwa moja unaiona kwa video na unaanza kuandika chini pengine. Unataka kuaandika maneno muhimu muhimu kwa jikaratasi unanakili chini. Alafu utakuwa unarudilia baadaye ukiona kama yale ulikuwa unasoma umeelewa ama hapana. Imetusaidia sana katika kujua ni nini tunasoma na ni wapi tutakuwa tunafanya mitihani kupitia ule mtandao wa youtube. Inakuelekeza moja kwa moja mpaka mahali ambapo utafanya mtihani wako. Baada ya kufanya mitihani wako uangalie ni matokeo gani yalitokea. Kutumia tu ule mtandao kwa sababu baada ya kuanza mtandao inakuelekeza na matokeo yako kamili.

Kwa kweli kabisa mimi naishi kwa jumba la ghorofa ambalo ni ghorofa ndefu sana na ni mahali ambapo kuna majumba tofauti tofauti mengi ambayo yameizingira kwa sababu mahali ambapo ninaishi kuna majumba ya kukodi mengi ambayo yamefuatana kwa laini na mengine chini mengine juu. Na ni mahali ambapo ni patulivu na ni pazuri pa kuishi, ni mahali ambapo kuna maji mengi ya kutosha na hata mazingira yenyewe ni mazuri kwa sababu kuna wafanya kazi ambao huwa wanahakikisha, wanatoa uchafu huo wote, wanaokota taka na hata huwa wanatupanguzia zile nyumba kila siku kule nje na kwa veranda kando kando. Ni mahali ambapo uneza sema kama kungekuwa na mti yeyota ambaye anataka kuhamia pale kuishi kwa hakika ningemuelekeza kuja hapo ila tu nyumba kila mara huwa zimejaa watu kwa sababu watu huwa wanapenda hiyo sehemu. Halafu mazingira yenyewe yana hewa safi, yanapungia kwa sababu kila mara wanahakikisha wanapaka rangi zile nyumba zenyewe halafu usafi unafanywa kwa makini sana kuhakikisha msitu ambao unamea kando kando unatolewa halafu wameeka lami, halafu ni mahali ambapo hakuna vumbi ata kidogo. Ni mali ambapo kuna ulinzi mkali sana na ulinzi mzuri wa kuhakikisha vitu vya majirani ama mali ya majirani haiguzwi na mtu yeyote ambaye ni mwizi ama ambaye ako na roho chafu pengine anataka kukatishia mtu maisha ama kumwua. Na maramingi huwa nasema kabla mtu yeyote kufikiria hata kuhamia mahali. Zingatia usafi, zingatia pengine ulinzi wa hiyo sehemu. Na uzingatie ni watu wagani ambao unaenda kuishi nao. Ni watu wazuri ama ni watu wa makelele ama ni watu ambao pengine wanenda kutumia pombe siku nzima halafu wakuje wapige kelele wakati nye unatakikana ulale na uamukie kazini. Alafu kama kuna kitu huwa kinanipendeza na hapo mahali ambapo naishi. Nakumbuka nikija hapo mahali mara ya kwanza nilihamia zaidi ya miaka sita iliyopita na tangu hiyo miaka sita nimekua niikishi tu hapo mahali bila kuhamia sehemu nyingine na hapo mahali panapendeza sana kwa sababu sababu zangu ni usalama, kuna usalama bora, kuna maji mengi, kuna umeme mzuri ambao wameka umeme mara tatu, huu ukipotea huu unatumika, huu ukipotea huu unatumika. Sasa hakuna siku ambayo huwa tunakosa umeme mahali ambapo naishi halafu kitu kingine kuna ile pengine wifi ambayo inatumika kokote kule na ni ya bure kwa sababu imelipiwa ni wifi ambayo unatumia tu kwa sababu tunalipa pengine kwa renti mzuri sana kabisa. Na hapo mahali pia ni mahali pazuri ambapo pametulia hapana kelele mingi. Ni mahali ambapo ukikaa chini utulie. Hauwezi kuwa na vitu vingi ambavyo vinakusumbua kama makelele wakati unafanya kazi pengine kama ya mtandao ama unafanya kazi zako zingine kando na kazi ya mtandao ambayo haihitaji kelele. Na nafurahia sana kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa wakija kuishi hapo mahali wamekuwa wakisema kama kuna sehemu ambayo ningewaelekeza marafiki zangu waje waishi baada ya mtu yoyote kuhama ama kuhamishwa kikazi ningewaruhusu ama ningewaambia wakuje wakae hapo kwa sababu ni mahali ambapo panapendwa na watu wengi sana kwa sababu ya usalama na jinsi watu wanapoishi kama ndugu na dada na wana takiania mema moja kwa mwingine. Haafu kuna vitu vingi ambavyo vinanipendeza kwa sababu hata ukiona vile wamejenga zile nyumba ambazo zinapatika na kwa hiyo ghorofa, wamezijenga vizuri, wameacha mahali pa kulala ni pana nafasi nzuri na ni kubwa sana. Hata mahali pa kuketi, hata mahali pa kupikia pana nafasi nzuri, hata kukitokea na vilipuzi haviwezi athiri sana kwa sababu ukona uwezo wa kuzima wewe mwenyewe kwa haraka kabla haijaenda mbali halafu kitu kingine ambacho nashukuru ni mahali ambapo pengine watu wanaishi wenye maadili mema. Ni watu ambao mziba ukitokea wanashirikiana kwa haraka kuhakikisha wanatatua ile mziba kwa haraka sana kabla ata mtu mwingine wa nje kujua lolote ku.

Mimi nikiwa mfadhili wa kilabu ndogo katika kijijini ambacho natoka. Huwa tunasherehekea ushindi wowote ambao tunapata haswa wakati kuna pengine mashindano ya pengine timu utafauti katika kati yetu. Huwa zinakutana, zinacheza na baada kucheza pengine waliweka kama milioni tano ambaye atakuwa mshindi, ataibuka mshindi, atapata hizo fedha. Na baada ya kuibuka washindi. Huwa nahakikisha kitu cha kwanza kabisa nachukua wale vijana ambao wamekua wakishirikiana kama thelathini hivi kiujumla na wale waelekezi ambao walikuwa wanawaelekeza kwa ajili ya kufuzu katika ule mchizo wao. Huwa tunaenda mahali, tunakaa, tunajadiliana tunajinafasi kwa sababu ya kwanza tumekuwa tumeibuka washindi na kwa mara ya tatu sasa tumekua tukiibuka washindi katika ule mchezo wetu ambapo huwa tunashirikisha pengine timu tofautitofauti katika kati yetu na mshindi huwa anapokea kama milioni tano hivi. Na hiyo imekua ikitusaidia sana katika kuboresha mchezo wa vijana wetu ambapo mimi kama mfadhili huwa nahakikisha wanapata fedha zao kwa za mazoezi kwa wakati. Na hata fedha zao za wiki kwa wakati. Kwa sababu kupitia hapo tumepata wafadhili tofautitofauti ambao wanajiunga na timu yetu ambayo huwa tunashirikiana kuburesha vile hawa vijana wetu, wanafanya zoezi, wanapata mavazi kwa wakati na wanapata hata viatu vya kuchezea mpira kwa wakati. Na hiyo imetupelekea timu yetu kufuzu pakubwa sana kwa sababu imekua ni mojo wapo ya timu ambayo inogopewa na ambayo hata huwa inatoa wachiezaji wengi ikiuza inje ya nchi na hata ndani ya nchi. Na hiyo ni jambo ambalo limekuwa likinipea motisha kama mfadhili wa hiyo timu na hata tuseme mwenye na huwa nafadhili hiyo timu kwa mara mingi, kufurahia na kutafuta marafiki wengi ambao huwa wanakuja wananiletea hata wafadhili kutoka nje nchi ambao huwa tunashirikiana nao kuhakikisha. Vijana wanapata masilahi mema wanacheza vizuri na hata zoezi ambalo wanapiga. Wanapiga zoezi nzuri ama ambalo hata linawaezesha kushiriki michezo tofautitofauti nje ya nje na ndani ya nchi kirafiki. Na nasema kusherehekea kwa mafanikio ya timu, si kusherehekea tu pengine kwa kukua nambari mbili ama tatu ama wakati mwingine kukua nambari tano. Hapana kushereheke kwa timu huwa tunenda kusuluhisha vitu. Mahali ambapo kulikuwa na makosa tunarekebisha. Mahali ambapo tunaona tu pengine tulifuzu lakini tulifuzu kwa kijungujiko. Tunahakikisha ni vipi tutakuwa tunafuzu mapema hata kabla ya hiyo mashindano haijaisha. Na hapo ndipo huwa tunaketi chini. Tunaanza kukosoana moja na mwingine. Tunasema ni nini tutafanya halafu tusuluhishe haya mambo yote. Na imepelekea timu yetu kukua ni moja wapo ya timu ambazo zinajituma zaidi kimchezo. Na ni timu ambazo zinajua ni nini zinataka. Ni wapi zinataka kuelekea. Na ni mambo gani ambayo huwa inawachochea mpaka wanacheza mpaka wanaonekana kwa kwa nchi na nje ya nchi. Na nasema asante sana kwa wale ambao huwa wanasimama na timu yetu. Kwa sababu timu kukua timu si jambo rahisi sana inachukua watu kujinyima, watu kusalamisha vitu ambazo wanafanya vyote. Na kuja pamoja na kuamua lazima tuibuke washindi wa kila mchezo ama wa kila shindano ambalo tunashindano nalo ndiposa tuweze kuafikia ngazi ambayo tunapeleka watoto wetu ama vijana wetu ambao wako na kipaji pembeni zote za dunia na kuhakikisha wanafanikiwa wakifanikiwa pia wanakuja wanarudishia timu mkono kwa ku pengine chukua vijana wengine waende wacheze huko na hiyo imepelekea timu yetu kukua na wachezaji wengi sana na kukuza talanta mingi sana kupitia kwa mikono yangu. Na nasema hivi, kusherehekea kwa timu baada ya, kufanikiwa ama baada ya, ushindi ni jambo ambalo nzuri sana, ambalo huwa linatupa motisha kama watu tunaofadhili.

Kwa kweli kabisa mimi ni mpenda michezo na michezo ya ubao ni michezo ya tangia utotoni. Nilikuwa naona kati ya mjomba zangu ambao walikuwa wanapenda kucheza ule mchezo. Ambapo walikuwa mashuhuri sana kwa sababu walikuwa wanaitwa hata kuenda kucheza inje ya nchi. Na walipo kuja nyumbani walipata zile vifaa vyote ambavyo vinaitajika kucheza ule mchezo kutoka. Mahali ambapo walienda kufanya mashindano ambapo walikuja nazo kama zawadi. Sasa wakaanza kutufunza jinzi ya kucheza. Hata shule ambayo nilikuwa nasomea walitufunza jinzi ya kukua makini na kujua sheria zote ambazo zinaambatana na ule mchezo na hata kando na hayo yote nilikuwa nimeshaa funzwa na kusoma kutoka kwa wale wajomba wangu jinzi walivyo walivyo kuwa wakicheza ule mchezo na huyo mchezo umenisaidia pakubwa kabisa. Katika hata kupata mapato yangu ya kila siku kupitia kwa mchezo na hata kuwafunza wengine jinzi ya kucheza ule mchezo wa ubao na kila mara mimi ningependa kuhimiza vijana kiujumla. Ni vizuri sana ukuwe na unapalilia talanta yako na kwa hikisha talanta yako inakuletea pengine mazao ama hata inakuletea fedha mezani ambayo zina kusaidia kukimu maisha yako ya kila siku na kucheza ule mchezo wa ubao si mchezo tu wa kufanya ukuwe mtu mchangamufu, bali ni mchezo pia ambao unakufanya, unakua mtu amba unafikiria kwa haraka sana, unakua mtu ambae unajua kusuluhisha shida zozote ambazo zinakuja maishani mwako kwa haraka sana. Na kwa sababu ukicheza ule mchezo inatakana ukuwe ni mtu mwenye shabaa kali sana. Wakati wenye unataka kulenga pengine na uibuke mshindi. Ni lazima ukuwe tayari kujua. Hapa kama sitakuwa mshindi ntakuwa nimefuatia yule alie mshindi. Kwa sababu uwa una kitu ya kwanza na mshindi alafu yule ambaye amefuatia kuwa mshindi. Na ni mchezo mzuri sana ambayo uwa unatusaidia sana katika kushirikiana na marafiki wengine katika kujua pengine sheria za huo mchezo zaidi na hata marafiki wanakuonesha ujuzi zaidi zaidi ambayo pengine unakuonesha utasimama kivipi wakati ni unarusha ule mushale ukielekeza kwa ubao ama utalenga kivipi. Sasa hayo yote huwo unapata ukishirikiana na marafiki wazuri ambao unashirikiana kucheza ule mchezo na pia unazaa matunda mengi sana. Mara ya kwanza nilipo kuwa naona huo mchezo wa ubao nilikuwa nasema sasa hawa watu wanafanya vitu gani hivi. Watu wazima tu. Wanafanya vitu za kitoto lakini nilipo kaa hapo nikaona hile hamu ya kuanza kucheza ule mchezo ikaanza kuniingia kwa sababu nilikuwa naona wanashangilia ya baada ya mutu kumpiga pengine kwa halama. Na vile walikuwa wanapigia kwa halama naona kila mmoja anasherehekea wanarukaruka juu anasema eh mimi nimewai leo, mimi leo nimekuwa mshindi wa hii mchezo. Sasa nilikuwa kama mtoto mdogo na keti kando hapo na jiuliza na hawa watu ni vichwa inaruka ama nini wanafanya. Kumbe ni ule mchezo wa ubao ambao ulikuwa unawafanya wanakuwa wenye furaha na wanakua wenye buheri wa afya na wanakuwa wachangamufu na wanakuwa mbunifu zaidi. Tangia nianze kuchezo huu mchezo, tulienda huko tukashiriki shindano la kwanza kabisa kama watoto wadogo ambalo lilikuwa limeandaliwa kongamano la Afrika mashiriki mzima ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa nchi yetu kule mjini Nairobi. Baada ya kuenda huko, nilikuwa na ujasiri na watoto wenzangu walikuwa wanashanga, e na huu mtoto anakaa, ni mtoto amezaliwe kizunguni ama nini, kwa sababu vitu ambavyo anafanya si vya kawaida. Kwanza wakituita tuende kwanza kujitambulisha majina nilikuwa naenda pale najitambulisha kwa ujasiri na ruka ruka juu kwa sababu naelewa sheria za mchezo nafanya vile yale mazoize ambayo tunafanya kabla tuanze ule mchezo wenzangu wananiangalia wanashanga he na huyu ryan anatoka wapi alafu kabla ya kucheza wenzangu itakua nimewamaliza wote kabisa ata tukienda kwanza kucheza ule mchezo wa ubao mimi na wagonga wote kwa sababu wamesha niogopa tayari lakini mimi naenda hapo na ukakamavu na ujaziri nikijua ni kitu ambacho nimekuwa nikicheza kila siku. Sasa kwangu hata hikui ni kitu cha kutetemeka kwa sababu ni kitu nimezoea nacheza na watu wazima. Nacheza na wale wajomba wangu wananifunza ata tunashindana nao wakati mwingine mimi nami nagonga kwa halama mbaka na nawashinda wananiheshimu na wananipa hata fedha. Sasa mimi nilipo kuenda kushiriki katika hilo kongamano niliwagonga wote na nikaibuka mshindi na nikapewa tiketi hata ya kuenda kucheza inje ya inchi.

Kwa kweli kabisa mimi huwa naeka picha zangu mtandaoni kwa mfano kama mtandao wa LinkedIn, mtandao wa Facebook, mtandao wa WhatsApp. Huwa sinanisaidia sana katika kuiuza na kuuza vitu ambavyo niko navyo. Na hizo picha haswa vile huwa napiga kama pengine niko ofisini, alafu mtu anakuja ananichukua picha nzuri sana ambayo itakua inaniuza. Hata itakuwa inauza bidhaa vyangu ambayo nafanya nayo biashara. Na huwa naeka maelekezo mafupi na ujumbe mfupi chini ya ile picha kuonesha ni nini ambacho nafanya na huwa nakaa wapi na niko na uwezo wa kusaidia watu wangapi. Kwa mfano kama vile nimekuwa nikifanya sana sana kwa ule mtandao wa kufunza watu katika kuna mtandao fulani ambao hua unajumuisha watu dunia mzima na kikundi cha kusaidia watu ambao wameumia pengine kijinsia. Na wameumia kutokana na mambo tofauti tofauti ambayo inaendanishwa na haki ya kibinadamu wanawafunza pengine mafunzo tofauti tofauti jinsi ya kujilinda jinsi unapo pengine shtaki shtaka kama umepatikana na shida kama hizo ama uneweza kueka ujumbe upande gani ndiposa ujieleze jinsi uliumia ni nani walishiriki kukunyanyasa ama kukudhulumu kwa njia moja ama nyingine. Na kwa hakika hizo picha zimenisaidia hata kujulikana na watu wengi sana ambapo wakinitafuta tu wananitafuta kwa jina langu wanaona na iile picha. Na kwa huwa naeka pengine video fupifupi kwa upande pengine wa LinkedIn ama Facebook ambayo inaniuza zaidi kwa kazi ambazo ninafanya. Sasa na nambari ya simu pia mtu akitaka kunitafuta ananitafuta tu kupitia kwa mtandao na ananipata kama anataka msaada wowote huwa nahakikisha nimewafikia. Picha ni kitu nzuri sana na hata kando na zile picha zangu ambazo huwa naeka, huwa naeka picha ya bidhaa tofauti tofauti ambayo huwa nauza na kwa shughuli tofauti tofauti ambayo huwa nafanya. Kwa mfano kuna wakati ambapo nilikuwa nimetoa picha ambayo inahusiana na mambo ya haki ya kibinadamu na nimeeka ujumbe mrefu ambao unaelezea jinsi ya kujitetea, jinsi ya kuripoti hiyo kesi, jinsi ya kushitaki huyo mtu ambayo amekudhulumu na jinsi ya pengine utajuaje watu ambao wanataka kukunyanyasa, pengine kijinsia ama wanataka kukudhulumu kwa vyovyote vile. Mara hasua watu ambao wanadhulumiwa mtandaoni pia huwa nawasaidia. Mara mingi sana kwa sababu unapata watu hawana pengine ufahamu mkubwa wa mitandao. Sasa mtu anaeka vitu vyake anasema pengine mimi natajirisha watu. Sasa ukieka fedha aina hii wewe utakuwa tajiri mara moja kwa sababu itakuwa inaongezeka pengine maradufu ama zaidi. Sasa huwa nafunza watu na nawaelimisha jinsi ya kuepuka visa kama hivyo. Kwa sababu ukitaka kujua kisa ni cha ukweli mtu hatakuwa anakuitisha fedha ulipe ndiposa upate huduma za fedha zaidi huwa nawaelezea nawaambia. Kila kitu ambacho nafanya mtandaoni ni lazima ukuwe makinifu sana. Kwa sababu mitandao sikuhizi zinatumika kuwadanganya watu. Na mitandao pia ni mizuri sana lakini kuna watu ambao wako na mawazo machafu. Na ambayo wako na mipango ambayo si mizuri kinyume na kupinga shuguli za watu nzuri ambazo wanatumia mtandao kufanya. Na kwa hakika kama bile nigeeza kuwaeleza vijana na wasee na watu kiujumula ambao wanatumia mtandao wakuwe makinifu sana kwa sababu mtandao imejaa vitu vingi. Mtandao ni mzuri, niwa kufunza, mtandao unakuletea vitu vingi sana ambavyo ni vizuri. Na kwa ile mtandao kuna watu ambao umepofusha, umeifanya, ikona vitu vichafu vingi ambavyo pia vineweza kukupotosha na vikakuweka mahali babaya ama taabani, ujikute, unafanya vitu ambavyo havistahili na hata utafutwe na wale ambao wanashughulikia na pengine majambazi ama watu ambao wanafanya wizi kwa mtandao wanashugulikiwa ambako washikwe mahali kwokwote ambako wako mpaka waekwe ndani na wajibu wafunguliwe mashtaka kwa makosa ambayo wamefanya mtandaoni sasa mimi kuweka picha mtandaoni ni kitu cha kawaida sana huwa inanisaidia kujiuza mimi mwenyewe, kuuza mambo ambayo nafanya. Na hata kuwaelimisha watu jinsi ya kuweka hata picha nzuri za kwa mtandaoni ambazo zinaeza kukuuza nje na ndani ya nje.

Mimi huwana tulia wakati ninafanya zoezi na maramingi sana zoezi imekuwa iki nisaidia sana wakati nimetulia hapo ndipo naweza kuacha kila kitu kando kila shughuli ambayo nikonayo naiacha kando alafu naelekea kwa mazoezi. Kwa mazoezi huwa inanisaidia kufanya mwili wangu kukuwa mwepesi na ata kufanya afya ya mwili wangu kwa mzuri. Kwa sababu maramingi nikienda kwa zoezi uwa na natoa jasho jingi sana na kando na kutoa jasho huwa na stukia. Hata kama nimekuwa pengine na homa ama mwili umekuwa daifu daifu unaona mwili unarudi timamu ambapo naeza kufanya shughulizangu kwa wepesi. Na hata inani punguzia msongo wa mawazo na vitu vingi ambapo viko pengine kichwani mwangu. Na kwa maramingi, mimi huwanafanya zoezi kwa sababu ya kueka mwili wangu na viungo vya mwili wangu vikuwe sawa. Hata ni napo fikiria na fikiria vizuri. Kwa sababu hata ni napo lala usiku na stukia napata uzingizi ulio mnono na hata ndoto nzuri. Kwa sababu, sija fanya kitu chochote ambacho kina nikwaza ama kitu chochote ambacho kina umiza mawazo yangu. Bali nimefanya kitu ambacho kinafanya misuli zangu, zinatulia, mwili unatulia, ata usingizi ukinishika wenyewe, unaninyoosha, tu mpaka asubui na nakuwa na ndoto safi kwa sababu sina kitu ambacho kina zunguka kwa mawazo yangu, chafu ama mbaya ama nisumu. Na maramingi mimi huwa nimetumia zoezi kama kitu ambacho kina nituliza mawazo. Wakati ambapo nikona mawazo mengi na nimemaliza kazi, huwa naenda kwa zoezi. Baada kuenda kwa zoezi, huwa naona mwili wenyewe, unarejea, unakuwa mtulivu. Sina vitu vingi ambavyo vina nisumbua, nikikuwa kwa zoezi nastukia, naimba wimbo fulani. Wakati yenye muziki inendelea, niko kwa zoezi, nizuri kabisa. Ata inanitolea mambo mengi ambayo yalikuwa inanisumbua na napata suluhu mingi wakati ambapo nikona shiriki hilo zoezi. Na nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda murefu kwa sababu mimi huwa napenda kitu ambacho ni huwakinanipumuzisha chenyewe. Si lazima kuenda kukachini niwaze sana mpaka kichwa karibu kidogo iende mteja ndio ni kuwe na fanya mapumuziko. Ila mapumziko yangu huwa napata wakati naskia wimbo nzuri, wakati naendelea na mazoezi, na mwili wenyewe unaachilia vitu ambavyo ni sumu, vina toka nani ya mwili wangu, naanza kuchukua vitu vizuri ambavyo vina nifanya nitulie, nipumzike, na nikae kama mutu ambayo pengine niko kwa ulimwengu mwingine, ambao huitaji mutu yeyote bali ni mimi na furaha yangu. Na imenisaidia sana katika ata kujifunza vitu vingi sana kwa sababu kupitia kwa zoezi huwana mambo mengi huwa yananijia kwa akili zangu ambayo kwa na mwazo mengi huwa yananijaa hata ambayo mengine huwasijui kwa sababu kuna wakati nilienda zoezi na nilikuwa nimesononeka sana na nilikuwa ni karibu nikate tamaa lakini nilipo tokea kwa hiyo zoezi nikaona tu vitu vingi vinaanza kukuja vinaanza kusuluhisha, hayo, mambo ambayo yalikuwa yananiskuma, ambayo yalikuwa yamenisonga, nikaona kitu kika nijia kikaniambia. Na ujawahi fikiria kufanya kitu fulani, wewe unafanya tu kazi, unafanyia watukazi, mbona usifungue biashara. Na hiyo hicho kitu vile kilini kujia, nika ikanirudisha kwa akili timamu, nika waza, na nikashagaa ata mimi mwenyewe nikastuka. Na hapo, ndipo nilianza kupanga mikakati jinzi, naenda kufungua biashara. Na ili nisaidia sana kwa sababu nilianza kufungua mawazo yangu na kuona maisha kwa mwonekano tofauti. Na kwa kila mara mimi huwanapenda kushiriki kama muda ya lisaa li moja hivi kwa zoezi, hapo ndipo huwa napata vitu vingi ambavyo ata vingine mimi sijui huwa vinakuja kivipi. Na jinzi huwa nafanya zoezi yangu uwa nafanya zoezi yangu kwa njia ya kipekee kwa sababu huwa hata staki umati ya watu wengi huwa naenda tu mahali ambako pametulia na chukua room amba naenda kwa zoezi mimi pekee yangu kama nimeeka muziki na ina nisaidia ata kupumzisha mawazo na vikwazo vingi ambavyo uenda ninge enda nikutane na watu bado vingekuwa vina nisumbua tu sasa mimi zoezi uwa ina nisaidia sana na mara.

Mimi nikiwa msimamizi wa wafanyakazi wote katika kampuni yetu. Niko na ujuzi mwingi sana ambao unaniwezesha kuwaelewa wafanyakazi wote ambao nafanya kazi nao katika vitengo tofauti tofauti na kwa kutokana na sekta tofauti tofauti. Na mara mingi huwa nawaita mikutano ambapo kupitia kwa mikutano ambayo huwa naita mikutano za dharura. Wanasuluhisha mambo tofauti tofauti ambayo pengine yanahusu kampuni na marekebisho mengi huwa yanapatikana hapo wakati ambapo tunataka kurekebisha kitu chochote kwa kampuni na jinsi ya watu wanavyofanya kazi kwa sekta tofauti tofauti na mimi kama nguvu zangu mingi zimekuwa ni za kuunganisha vikundi tofauti tofauti kwa kampuni. Kwa sababu kampuni yetu iko na vikundi mbalimbali ambavyo vinashughulikia mambo mbali mbali kuhusiana na kazi ambayo inahitajika kwa kampuni. Na mimi nimeona mguvu zangu zinapatikana kwa mawasiliano bora huwa nakuwa na mawasiliano mema ambapo huwa inanisaidia ku elewana na kila mfanyakazi ambaye anafanya kazi hapo. Kwa sababu pengine kwa kampuni yetu kuna wale ambao pengine wanaandaa tu pengine ile kemikali ya kumwaga kuna wengine ambao wanaandaa pengine zile bidhaa ambazo zimekua tayari halafu kuna wengine ambao wanashona, kuna wengine ambao pengine wanaeka zile alama kwa zile bidhaa. Sasa mimi nguvu yangu huwa ni mawasiliano. Nikitaka kuwasilia na kitu nawasiliana kitu kulingana na muktadha wa ile sekta ambayo nataka kuwasiliana nayo. Na imenisaidia sana katika kuafikia wafanyakazi wote na wafanyakazi wote huwa wananipongeza kwa kuwaelewa kulingana na nyanja tofauti tofauti ambazo wanafanya kazi. Kwa sababu jinsi naongelesha mfanya kazi ambaye anafanya kwa upande wa kuandaa zile kemikali si vile naongelesha wafanyakazi ambao pengine wanaeka alama kwa bidhaa ambazo zimekua tayari. Kila wafanyakazi wako na lugha ambayo mimi huwa natumia kuwaongelesha wao na huwa wanafurahia sana. Halafu kitu kingine ambacho niko na nguvu ndani yake ni kuwashawishi, kuwashawishi wafanyakazi, kwa kufanya kazi nzuri, huwa nikiwaita, nikiwaongelesha, hata mara mingi nikiwaita pengine mkutano, halafu niwaongeleshe, halafu niwapee zawadi, huwa wananishukuru sana kwa sababu mimi huwa nawapa moyo, pengine wakati mwingine tunafanya kazi, halafu mashini iharibike, ama tuchukue lisaa limingi kwa sababu kazi ilikuwa mingi utapata wafanyakazi wengine wanakasirika kwa sababu wanafika makwao pengine kama wamechelewa lakini mimi huwa nawashawishi na nikiona nimepitisha muda wao nahakikisha nimewalipa malipo ya ziada kwa wakati na nahakikisha hata gari zinapeleka hao wafanyakazi mpaka makwao hata kama wanatoka mbali sasa hiyo ndiyo inakua nguvu yangu ambayo huwa inanisaidia kukabiliana na kila mfanyakazi ambaye anafanya kazi mahali tofauti tofauti. Halafu kitu kingine niko na uwezo wa subira na kuvumilia. Wakati mwingine utapata mfanyakazi ameletwa kwa kampuni na hajui chochote, sasa wewe huwezi mfuta kazi kwa sababu anafanya makosa mengi ila unaita wafanyakazi ambao wanafanya kwa kile kitengo, unawaambia mmchukue tu kama ndugu yenyu ambaye pengina ametoka kijijini ama ametoka mbali na mjini hajui vitu vingi. Sasa nawaelekeza huyu ni ndugu yenu sasa ni nyinyi kumfunza kazi na nisisikie kama mnamtumia vibaya. Mmtumie na mmtumie jinsi ya kumuonyesha kufanya kazi bora. Na si kufanya kazi bora tu bali akue hodari kwa kazi ambayo anafanya. Na mara mingi huwa wananisikia, wanaenda wanasaidia ule mfanyakazi mgeni. Na wanamsaidi hata anakuja, anakuwa mfanyakazi bora na hodari zaidi, hata anafanya kazi nzuri kuliko hata wenye walimtangulia. Halafu kingine huwa nakuwa na michezo ambayo huwa nazipanga, na hiyo ni nguvu moja ambayo huwa inafanya naleta wafanyakazi kutoka sekta tofauti tofauti pamoja, wanacheka pamoja, wanapunguza pengine msongamano wa mawazo ambao ulikuwa unawakumba na hiyo inafanya kampuni yetu inazalisha bidhaa bora zaidi na hata kuuza tunauza bidhaa kwote kwote ambako tuko na wateja wengi sana kwa sababu ya utendakazi wangu mzuri.